Naamu, jibini ni chakula kinacho tengenezwa kutokana na maziwa kwa kuechakata hadi kupata umbo ngumu au Bilaini, kulingana na aina yake, utengenezwa kwa kufinywa mabadiliko ya kimaumbile na kemikali ili kutengeneza sehemu ngumu na maji ya maziwa Pia jibini utumiwa sana kama chakula cha nyongeza au kama sehemu ya mlo kwa katika jamii nyingi. Pia jibini lina umuhimu mkubwa kiafya kwa sababu linavirutubishi vya ziada mwili mwilini usaidia kumpa mwili au kuupa mwili mguvu na kuimarisha mifupa kwa kuwa lina madini yanayohitajika mwilini Pia huchangia katika ukuwaji na uimarishaji wa mwili hasa kwa watoto na watu wazima Jibini utumika katika vyakula mbalimbali na linaweza kuliwa peke yake au kuchanganywa na vyakula vingine Kwa urahisi wakulihifadhi na latha yake ufanya liwe chakula kinachopendwa na watu wengi na chakula muhimu saidi kwenye afya ya watu na au kwenye watu wazima au watoto. Jibini ni chakula cha dhamani kubwa ya lishe na hutumika sana katika maisha ya kila siku kikiwa kinachangia afya na nguvu na ustawi mzuri na kueza kulinda afya ya binadamu iwe afya nzuri na afya dhabiti Jibini ni chakula kizuri sana kwa afya ya watu.

Naam, sikio ni kiungo muhimu cha mwili wa binadamu kinachohusika na kusikia sauti na kusaidia mwili kudumisha usawa ziko na kuweza kuleta mwonekano mzuri haswa kwenye mwili wa binadamu au mnyama yeyote Sikio hupokea miteto ya sauti kutoka mazingira ya nayo mzunguka mtu na kuibadilisha kuwa ishara ambazo humtumu au hutumwa kwenye ubongo ili kutafsiri kama sauti au kuweza kutafsiri sauti hizo ni sauti za aina gani. Sikio ni kiungo muhimu sana ambacho humsaidia mtu kuweza kutafsiri sauti zile na kuweza kujua iwapo ni sauti za wanyama au sauti za watu unaweza ukatafsiri na kujua sauti zile kwa undani. Hivyo, sikio lina mchango mkubwa katika mawasiliano na uwelewa wa mazingira. Mbali na kusikia, sikio pia linajukumu la kusaidia mwili kusimama na kutembea kwa usawa ndani ya sikio, kuna mfumo au mifumo inayo tambua mabadiliko ya mwelekeo wa mwili na mwendo, jambo linalo saidia mtu kuepuka, kuanguka na kujiweka katika makao sahihi. Sikio pia ni sehemu nyeti ya mwili inayohitaji kutunzwa vizuri utunzaji sahihi wa sikio husaidia kuzula matatizo ya kusikia na maumivu ya nayoweza kuadhiri maisha ya kila siku au kuweza kuadhiri masikio yako. Kusikia vizuri humsaidia mtu kujifunza kuwasiliana na kushiriki kikamilifu katika jamii na kuweza kufanya mambo na ambayo ni muhimu Pia sikio ni kiungo cha msingi kinachochangia sana katika mawasiliano usalama na ubora wa maisha ya binadamu.

Naam, mguu ni kiungo muhimu cha mwili wa binadamu kilichopo chini ya mwili kazi yake kubwa ni kubeba uzito wa mwili na uwezesha mwendo wa mtu kuweza kufanya kazi na vile vile kuweza kumfanya mtu ili awe na muonekano mzuri mguu ni kiumbo muhimu zaidi kwa sababu humfanya mtu aweze kutembea na kuweza kufanya kazi zake na vile ipasafio mguu huanzia juu karibu na kiuno na kushuka hadichini kwenye nyayo. Sehemu yo zote za miguu humfanya au hufanya kazi pamoja ili mwili uweze kusimama, kutembea na kusogea kwa urahisi. Mguu unaumuhimu mkubwa katika kudumisha usawa wa mwili, unasaidia mwili kusimama, wima na kuzuhia kuanguka. Pia husaidia mwili kubadilisha mwelekeo na kusonga mbele au pembeni kulingana na hitaji la mtu au kulingana na pale mtu anapotaka kuweza kuenda. Bila miguu kufanya kazi vizuri, mtu hupata ugumu mkubwa katika kufanya shuguli za kila siku na mtu yule uweza kutegemea mtu mwingine kuweza kumpeleka mahali anapotaka. Kwa hivo miguu ni kiungo muhimu zaidi kwa sababu humsaidia mtu kuweza kufanya mambo yake kwa urahisi bila kutegemea mtu mwingine au bila kutegemea usaidizi wa aina yoyote Pia upande wa afya miguu inahitaji kutunzwa kwa sababu ubeba mzigo mkubwa wa mwili kila siku mguu ukiwa na afya nzuri umsaidia mtu kufanya kazi zake kwa ufanisi na kuishi kwa uhuru Kwa ujumla mguu ni sehemu ya msingi sana ya mwili wa binadamu inayochangia sana katika harakati usalama na maisha ya kila siku miguu ni kiungo muhimu zaidi na inahitaji kuweza kutunzwa vizuri kwa sababu imeeza kubeba uzito wote wa mwili wako na kuweza kukusaidia kuweza kufanya mambo yako kwa urahisi miguu ni kiungo muhimu sana kwenye maisha ya binadamu au kwa mwili wa binadamu.

Naam, unaweza ni neno linalotumika kama swali au kauli inayo husiana na uwezo wa mtu au kitu cha kufanya jambo fulani, asili yake ni hutoka katika kitenzi weza, ambalo linamanisha kuwa na uwezo, nguvu au fursa ya kutekeleza jambo fulani. Kwa hivyo neno unaweza Linapotumika katika mazungumzo lina husiana na swali au taarifa ya uwezo wa mtu au kitu katika kufanya kitu fulani kwa kuzingatia hali, mazingira na raslimali alizo nazo Pia, neno unaweza hutumiwa kulingana au kuangalia kama mtu anaweza kufanikisha jambo fulani kwa kutumia uwezo wake wakimwili, kiakili, kifedha. Au hata uwezo wa muda na nafasi alio au alionayo Pia mtu anaweza kuulizwa, unaweza ili kujua kama ana uwezo wakusaidia, kuelewa au kutelekeza jambo fulani, kuweza kuimarisha mambo na ambao ni muhimu. Hii ni njia ya kuuliza kama mtu yupo tayari, kama mtu yupo tayari kuweza kufanya kazi hiyo na kama anafaa au ana raslimali zinazo hitajika kuweza kutekeleza mambo yale. Pia, unaweza linaonyesha hali ya kusehemisha na kuonyesha heshima kwa mtu anayeulizwa badala ya kusema jambo kwa nguvu au kukuwagisa Neno hili linatoa nafasi ya mtu kujibu kwa hiari na wa uhuru wake. Hapo ni anaweza huwa ni kitu kizuri zaidi kwa sababu hautakuwa umemlazimisha mtu yule kuweza kutekeleza jambo lile utakua umeza kumuuliza swali na ambalo ni muhimu zaidi kama ataweza kutekeleza jambo lile basi anaeza akaendelea nalo. Pia hii huongeza mawasiliano yenye heshima na ushirikiano mzuri katika ya wa au katikati ya watu wawili au zaidi. Unaweza pia hutumika kama njia ya kuhimiza mtu kufanya jambo kwa kuwaonyesha kuwa anauwezo au nafasi ya kufanya hivyo. Hii inaweza kuleta hamasa na kuleta msukumo kwa kufanya jambu lani kwa ujasiri na matumaini ili kuweza kutekeleza jambo lile liweze kufanyika kwa uzuri bila shida yote na kufanya jambu lile kwa ufanisi. Neno unaweza ni neno na ambalo nila heshima kwa kuweza umeweza kumuuliza mtu yule iwapo ananguvu au iwapo. Ana uwezo wa kufanya jambo lile kwa urahisi.

Naam, jumapili ni siku ya saba katika wiki kwa mujibu wa mfumo wa siku za wiki unaotumika sehemu mkubwa ya dunia hasa katika tamaduni za kristo Jumapili huwa ni siku na ambayo ni siku ya ibada huwa ni siku ya mapumziko na ibada kwa watu wengi hasa kwa wale wanaofuata imani za dini mbali mbali jumapili ni siku ambayo watu hutumia kupumzika kutoka kwa kazi za kawaida za wiki na kushiriki katika shughuli za kiroho na familia au burudani Pia jumapili ina umuhimu mkubwa kwa sababu ni siku ambayo watu wengi huwa na muda wa kupumzika kuungana na familia zao na kushiriki katika shughuli za kijamii siku hii hutoa fursa ya kurejesha nguvu na kujiandaa kwa wiki ijayo yenye shughuli nyingi kwa hivyo jumapili ni siku inayochangia ustawi wa familia na akili kwa kuondoa msongo wa mawazo na uchovu wa kazi za wiki nzima vile vile hatika muktadha wa shughuli za kijamii na kiuchumi jumapili mara nyingi huwa siku ambayo Baadhi ya biashara na taasisi hupungua au kufunga ingawa hii hutofautiana kulingana na nchi au tamaduni Hii inaruhusu watu kuwa na muda wa kujitolea katika shughuli za kujitunza au kushiriki katika shughuli za jamii Pia jumapili ni siku muhimu katika mpangilio wa maisha ya watu au watu wengi duniani inatoa nafasi ya kupumzika kuimarisha mahusiano ya kijamii na familia na kujiandaa kwa mafanikio ya wiki mpya inayokuja siku hii inaamana kubwa ya kiroho kijamii na kiafya kwa watu wengi na hivyo inachukuliwa kuwa sehemu muhimu ya ratiba ya maisha jumapili ni siku maalumu ya kuweza kupata mapumziko ya muda ili uweze kujipanga, kuweza kuingia wiki na ambayo itakayofuata, uweze kuingia ukiwa bila uchovu wowote na mawazo yakiwa, mawazo mapya na mawazo na ambayo hayana mambo mengi jumapili ni siku muhimu sana ya kuweza kupata mapumziko ya muda mfupi ili uweze kuanzisha kazi zako vizuri.

Naam, ninahitaji ni maneno yanayotumika kueleza hali ya mtu ya kuwa nahitaji hamu au kutegemea kitu flani ili kufanikisha jambo au kutatua tatizo Neno hili linaonyesha kuwepo kwa upungufu au haja ya kitu flani ambacho mtu nahisi ni muhimu kwa maisha yake kazi au maelekeo au malengo na ambao ni malengo muhimu Pia katika maisha ya kila siku kusema ninahitaji ni njia ya kuwasilisha mahitaji binafsi au mahitaji yako au ni kueza kusema uweze kupewa kitu na ambacho unaeza kukihitaji iwapo unafanya kazi unataka kutekeleza kasi hiyo Unaeza ukasema upewe fifaa na ambavyo unavihitaji Neno hili linaonyesha kuwepo kwa upungufu au hoja ya kitu ambacho mtu anahisi ni muhimu kwa maisha yake kama vile kasi au malengo yake Pia ni njia ya kuwasilisha mahitaji binafsi ya kifamilia kijamii au hata kitaaluma mahitaji haya yanaweza kuwa ya vitu vya kimwili kama chakula, mavazi au makazi au. Mahitaji ya hisia kama usaidizi, ushauri au msaada wa kiakili. Pia mtu anaweza kusema ninahitaji kuonyesha kuwa anahitaji raslimali, maarifa au fursa ili kufanikisha kazi au ndoto zake. Pia kuonyesha mahitaji kwa uwazi na kwa njia sahihi ni jambo muhimu kwa sababu husaidia kupata msaada unaohitajika kuanzisha mazungumzo yenye tija na kuleta ufumbuzi wa matatizo Aidha, kuendeleza mahitaji kunasaidia watu wengi kuelewa hali ya mtu na kutoa msaada au suluhisho zinasofaa na kueza kuleta msaada kwa haraka ili kueza kumsaidia mtu yule iwapo ni msaada anauhitaji vile vile ninahitaji ni usemi unaoashiria, hitaji la msingi au la ziada ambalo linahitaji kutazamwa ili mtu aweze kuendelea na maisha yake au kufanikisha malengo yake kwa urahisi. Ni sehemu ya mawasiliano ambayo huleta uwazi na husaidia kuboresha maisha binafsi na jamii kwa ujumla. Ninahitaji ni neno na ambalo lina maana kubwa na ni neno na smbalo linaonyesha mtu yule anahitaji usaidizi au kuna kitu na ambacho anakihitaji zaidi kwa maisha yake.

Naam, dogo ni neno linalotumika kueleza ukubwa kiwango au umri ambao ni mdogo au kitu ili kulinganishwa au kilicholinganishwa na kitu kingine kinachohusiana Linaonyesha hali ya kuwa na vipimo vidogo au kuwa katika kiwango kidogo cha jambo fulani maneno kama haya hutumiwa kueleza tofauti katika saizi umri au kiwango kwa mujibu wa muktadha au matumizi ndogo ni kitu na ambacho ni kidogo haswa kwa muoenekano kiwapo ni umri au kina hicho ndicho kitu na ambacho kina hewa kuzusemekana ni kitu ndogo Pia katika maisha ya kila siku neno ndogo linaweza kutumika kueleza kitu kilicho kidogo kuliko kawaida au kilicho kidogo ukilinganisha na vitu vingine vya aina hiyo Pia linaweza kueleza mtu au kitu ambacho kina umri mdogo au kimeanza hivi karibuni ikilinganishwa na wengine katika kundi au familia Pia, zaidi ya saisi ni umri, ndogo, pia inaweza kuoenyesha kiwango cha hali au kiwango cha dhamani, fulani ya ambacho ni kidogo au cha chini, ikilinganishwa na kiwango kikubwa zaidi. Hii inamaana kwamba nenondogo linaweza uhusishwa na vipimo vya kiwango, muda, nguvu au kiasi cha kitu chochote. Neno ndogo linamaana nyingi na hutumika mahali pengi hasa kuweza kubainisha umri au kuweza kubainisha mambo mengine mengi na ambayo yanahusika na vitu vikubwa na vitu vidogo neno ndogo hutumika sana vile vile ndogo ni neno linalotumika kuonesha tofauti ya ukubwa umri au kiwango na linasaidia katika kueleza mambo kwa usahihi zaidi katika mazungumzo na maelezo mbali mbali linatoa picha wazi kuhusu hali ya kitu au mtu ikilinganishwa na vitu vingine na ambavyo ni vikubwa.

Naam, kula ni tendo la msingi sana katika maisha ya binadamu na viumbe wengine, ambalo lina maana ya kuchukua chakula na kuingiza mwilini kwa ajili ya kupata nguvu, lishe na kuendesha shuguli mbalimbali za mwili. Hali ya kula ni mojawapo ya mahitaji ya msingi ya binadamu, kwani bila chakula mwili hauezi kufanya kazi zake kikamilifu wala kuishi kwa afya nzuri. Pia, mtu anapochukua chakula na kukimeza kwa kutumia meno baada ya kuchumwa, chakula huzongezwa au husongezwa kwenye tumbo ambapo huchakatwa zaidi kwa msaada wa maji na sumu za tumbo. Hali hii husaidia kugawanya chakula kukua vipande vidogo vidogo ambavyo mwili unaweza kunyonya na kutumia virotubishi viyake kama vile wanga, mafuta proteini, vitamini na madini Virotubishi hivi hutowa nishati muhimu inayosaidia mwili kuendasha shughuli kama kupumua, kufikiria kutembea na kupona kutokana na majeraha au magonjwa Pia kula kwa usahihi kuna kuna weza kuwa na mpangilio mzuri ni muhimu pia ili kuhakikisha afya bora chakula chenye virotubishi kamili kinasaidia mwili kuwa na nguvu za kukabiliana na magonjwa, kuimarisha kinga ya mwili na kumuwezesha mtu au ukuwaji mzuri wa watoto. Kila mtu anapaswa kula kwa wastani unaolingana na mahitaji ya mwili wake, kulingana na umri, jinsi na shughuli anazozifanya vile vile, kula chakula kisicho na lishe au kula kwa kupita kiasi kunaweza kuleta matatizo ya kiafya kama vile magonjwa ya moyo, kisukari au unene kupita kiasi Hivyo kuelewa umuhimu wa kula chakula bora na kwa kiwango kinachofa ni jambo la msingi kwa ajili ya maisha yenye afya na furaha Pia, kula ni kitendo cha lazima na chenye manufaa makubwa kwa mwili na akili ya binadamu ni injia ya kuleta maisha, kuimarisha afya na kuleta mshikamano wa kijamii na kitamaduni kila mtu anapaswa kuelewa umuhimu wakula chakula bora na kuzingatia mlo wenye virotubishi ili maisha yake yawe na ubora na ufanisi na afya ya nzuri na kula chakula kwa kipimo ili uweze kuwa na afya dhabiti.

Na'am, juu ni neno linalotumika kueleza nafasi mwelekeo au hali ambayo iko katika sehemu ya juu au isiyoshikana na aridhi moja kwa moja. Neno hili linaonyesha kitu kilicho au kinachohamia juu au sehemu inayopindana na uso wa dunia au sehemu ilio juu zaidi ikilinganishwa na sehemu nyingine yoyote Pia katika matumizi ya kawaida, juu hutumika kueleza mahali ambapo kitu kiko zaidi kama vile sehemu ya kile kinacho tazamwa kutoka chini au sehemu ambayo iko juu ya kitu kingine pia. Linaweza kueleza hali ya kuwa na msimamo wa juu zaidi au kiwango cha juu cha kitu fulani. Kitu nambacho kiko juu zaidi na ambapo hauwezi ukakifikia kitu hicho ndicho kinamaanisha kiko juu zaidi na ni mahali nambapo mtu haezi akafikia kwa urahisi. Iwapo tu aeze kukwea au kuweza kukanyaga kitu nambacho anaeza akakanyaga ili aeze kufikia kitu hito nambacho kiko juu Pia neno juu, linaweza kuhusishwa na mwelekea wa mwendo unaoleta au unaoelekea juu Yani kuelekea sehemu ya juu zaidi au hali ya kuongezeka kwa kitu kama bei, kiwango au msimamo wa mtu katika maisha. Hii inaonyesha mabadiliko ya upande wa juu au hali ya kuwa juu zaidi juu ni neno linalosaidia kueleza nafasi na mwelekeo wa vitu au hali katika maisha ya kila siku na hutumika kueleza tofauti ya sehemu au kiwango kwa usahihi. Zaidi katika mazungumzo na maelezo mbalimbali. Juu ni neno nambalo linaeza kuonyesha kitu nambacho kiko juu zaidi.

Naam, juni ni mwezi wa sita katika kalenda ya Gregorin ambayo ni kalenda inayotumika duniani kote kwa sasa. Juni huanza tarehe moja na kuishia tarehe thelathini katika mwezi huo. Mwezi huu unapatikana katika ya au katikati ya mwaka hasa katika majira ya joto kati ya sehemu nyingi za dunia za kaskasini na majira ya baridi au musimu wa mvua katika maeneo mengi. Pia, juni ni mwezi unaoashiria mabadiliko ya hali ya hewa katika maeneo mbalimbali katika baadhi ya nchi. Juni huwa mwanzo wa majira ya joto ambayo huleta joto kali siku ndefu na mwanga mwingi wa jua. Hali hii husaidia katika shughuli mbalimbali za kilimo utalii na shughuli za kila siku kwa sababu ya hali nzuri ya anga. Kwa kijamii na kitamaduni, juni ni mwezi wenye matukio tofauti kulingana na nchi na tamaduni vile vile, watu wengi huchukua likizo kusherehekea sikukuu na kushiriki katika shughuli za kijamii na familia Hii huleta fursa ya kupumzika, kufurahia na familia na kuungana na watu wa karibu au kueza kupata mapumziko ya muda ili kueza kuenda kusherehekea na familia yako au marafiki Pia, juni ni mwezi muhimu katika mazungumzo au mzunguko wa mwaka ambao unaashiria mabadiliko ya hali ya hewa fursa za shughuli mbalimbali na wakati wa kusherehekea na kupumzika kwa watu wengi ni sehemu ya ratiba ya maisha ambayo huadhiri maisha ya kila siku na shughuli za binadamu Juni ni mwezi ambao una mambo mengi ya kueza kutekelezwa na ni mwezi mzuri zaidi.

Naam, nne ni nambari ya asili inayowakilisha idadi ya vitu vinne nafasi ya nne katika mfululizo wa vitu au matukio ni nambari inayofuata tatu na kabla ya tano katika mfuatano wa hesabu nambari nne hutumika katika maeneo mbalimbali ya maisha kama kuhesabu vitu kupanga ratiba kuonyesha idadi na kuonyesha nafasi fulani Pia, inaumuhimu wa kihesabu katika masomo kama isabati ambapo hutumika kuonyesha kiasi au sehemu ya jumla Zaidi ya maana ya kiasili, neno nne linaweza kuashiria idadi ya mara nne ya kitu fulani au mazungumzo au mzunguko wa vitu vinne katika ratiba, shughuli au maisha ya kila siku Nne ni nambari muhimu inayotumika kuonyesha kiasi nafasi au mzunguko wa vitu katika maisha na husaidia katika kupanga, kuelewa na kuendesha shughuli mbalimbali kwa mpangilio na uwazi. Neno nne lina maana nyingi haswa unapokuwa ukihesabu vitu, iwapo ni vitabu au kalamu unaweza ukahesabu kutoka moja hadi nne au hadi hata zaidi.

Naam, uamuzi hauwezi kupimwa kwa urahisi kwa sababu mara nyingi uhusisha mambo ya kihisia mazingira ya kijamii na maadili ya mtu binafsi au jamii. Hivyo uamuzi mzuri si tu kuchagua chaguo ambalo linaonekana kuwa bora kihisia au kifikra, bali pia kuzingatia adhari zake wa watu wengine mazingira na mustakabali wa muda mrefu pia uamuzi mzuri unapaswa kuzingatia msalahi au masalahi ya mtu binafsi na jamii kuwa pamoja ili kuhakikisha haki na usawa vinahifadhiwa vizuri. Bali na kuchagua uamuzi pia unahusisha uwajibikaji mtu anapofanya uamuzi anapaswa kujiandaa kubeba matokeo ya chaguo lake Iwe ni chaguo nzuri au mbaya uwajibikaji huu ni sehemu muhimu kwa sababu husaidia mtu au taasisi kujifunza kutokana na maamuzi yaliyo tangulia au kuboresha mchakato wa uamuzi wa baadaye na kutunza uamuzi au uaminifu kwa watu waliomtegemea mtu huyo kufanya maamuzi. Pia katika jamii na taasisi uamuzi huchukua nafasi kubwa katika kuendesha shughuli kusimamia rasilimali na kufanikisha maendeleo ili uongozi mzuri unahitaji uwezo wa kufanya maamuzi kwa wakati unaofaa kwa usahihi na kwa kuzingatia ushauri wa watalamu na wadau wengine. Uamuzi mzuri huleta mabadiliko chanya kuleta utulivu na kuzuia migogoro inayoweza kusababisha matuma au matatizo makubwa Pia uamuzi ambaye au uamuzi mzuri unaweza kusababisha hasara kubwa au uamuzi na ambao ni uamuzi mbaya unaweza ukaleta hasara kubwa mivurugo na kushindwa kufanikisha malengo hali kama hiyo kuadhiri si mtu mmoja bali jamii nzima kwa kuwa ni migogoro au matatizo yanayobadilika mara kwa mara yanaeza yakaadhiri watu na ambao ni watu wengi au kuweza hata kuadhiri kampuni ni muhimu kutumia njia bora na vile vile taarifa na mshikamano katika kufanya uamuzi ili kuepuka makosa na kuleta matokeo mazuri mtu anapo fanya uamuzi na ambao ni uamuzi sahihi ni kitu bora zaidi kuweza kushirikiana ili kuepuka migogoro na kuepuka makosa na ambayo yanaeza yakaepukika ili kuweza kufanya kazi vizuri uamuzi mzuri huleta na kuweza kuleta watu pamoja na kushirikiana na vile vile kuwa na mazungumzo na ambayo ni mazungumzo mazuri huweza kuleta uamuzi na kufanya kazi vizuri kwa uzuri na kwa ufanisi.

Naam, ikowapi ni swali linalo tumiwa kuomba taarifa kuhusu mahali au eneo ambapo kitu mtu au jambo fulani liliko au linapatikana ni swali la msingi katika mawasiliano ya kila siku ambalo husaidia kupata ufafanuzi kuhusu mahali halisi pa kitu au mtu anapozungumuziwa Swali hili linachangia sana katika kuelewa mazingira kupanga shughuli na kuendana na hali halisi ya mambo Pia kuuliza iko wapi kunamaanisha kutaka kujua eneo halisi la kitu kama vile maji, jiji, nchi au sehemu maluumu ndani ya nyumba au ofisi Kwa mfano mtu anaeza au mtu anaweza akauliza shule iko wapi ili kupata taarifa sahihi kuhusu mahali shule hiyo ipo. Jambo ambalo hutoa mwanga juu ya jinsi ya kufika au kuipata swali hili lina maana kubwa sana katika maisha ya akila mtu kwani linasaidia katika kupanga safari, kupanga ratiba na kuhakikisha mtu anafika mahali pale pasipo kupotea au kuweza kufika mahali pale kwa urahisi Pia swali hili pia lina umuhimu katika kuanzisha mawasiliano na kuleta zaidi au kuweza kuwelewa zaidi kuhusu mazingira ya mtu au kitu kinachozungumziwa Kupitia kuuliza iko wapi mtu anapata fursa ya kupata taarifa muhimu zinazo msaidia kufanya maamuzi sahihi kupanga shughuli zake kwa ufanisi na kuondoa shaka au mkanganyiko kuhusu mahali pa kitu au mtu fulani Hii inasaidia kuimarisha mawasiliano na kuleta uwazi katika hali yoyote ile Pia, swali iko wapi lina umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku na mawasiliano ya watu yanasaidia zaidi kupata taarifa sahihi za mahali pa vitu, watu au mambo mbali mbali kuimarisha mpangilio wa shughuli na kuezesha mawasiliano yenye mafanikio ni swali la msingi ambalo huleta uwazi kuelewana na ushirikiano kati ya watu katika mazingira tofauti ya maisha na kazi Kupitia swali hili mtu anaweza kupanga maisha yake vyema zaidi na kufanikisha malengo kwa kuwa ni swali na mbalo ni swali la muhimu zaidi kuweza kuuliza iko wapi mtu anaweza kupanga maisha yake na malengo kwa urahisi zaidi.

Naam nye upe ni rangi inayojulikana kwa mwanga wake wa pekee isio na rangi nyingine zinazojumuika ndani yake nyeupe ni rangi ambayo inaonyesha mchanganyiko wataa zote za rangi katika mwanga wa kawaida katika maisha ya kila siku rangi nye upe huonekana kama alama ya usafi utakatifu na amani nye upe hutumika sana katika mazingira mbalimbali ya maisha na tamaduni Mara nyingi rangi hii huashiria mwangaza na ufunguzi wa nafsi na hutumiwa kuleta hisia za utulifu na usafi katika baadhi ya tamaduni, nye upe ni rangi ya maombi, heshima na hata kuonyesha au kuonyesha mwanzo mpya wa ukamilifu Zaidi ya maana za kiutu na kihisia, nye upe hutumika pia kama rangi ya kuonyesha usahihi na uwazi katika taaluma, mbali mbali kama uhandisi, sayansi na sanaa nye upe ni rangi ya msingi inayotumika kuonyesha mambo kwa uwazi na kwa usahihi mkubwa. Nye upe ni rangi yenye umuhimu, mkubwa, kiafya, kijamii na kitamaduni, inayotoa, hisia za safi, au, uwazi na amani na hutumika kuashiria mambo mazuri katika maisha ya kila siku na tamaduni mbalimbali duniani.

Naam, mawingu ni makusanyiko ya maji au mivuke ya maji ilioko angani ambayo hutokea wakati wa mvuke wa maji Unapoingia hewani na kushikana pamoja kutokana na mabadiliko ya hali ya joto na shinikizo mawingu yanaweza kuwa mepesi au mazito na yanaonekana kama vitu vya rangi nyeupe kijivu au hata mengine meuzi saidi kulingana na unyefunyefu na kiazi cha maji yanayomo au yaliyomo ndani yao mawingu yana nafasi muhimu katika mzunguko wa maji duniani Kwani ni sehemu ya mvuto wa maji kutoka ardhini kuenda angani na kurudi tena chini kama mvua Theluji au mvua za barafu hali hii inasaidia kuleta mvua ambayo ni muhimu kwa kilimo kuondoa joto kumaliza fumbi na kuendeleza maisha ya viumbe duniani mawingu pia huathiri hali ya hewa kwa kueka kivuli, kuzuia jua moja kwa moja, kufika ardhini na kuleta baridi na unyefu unyefu katika maisha ya kila siku, mawingu huashiria mabadiliko ya hali ya hewa na watu hutegemea kuona mawingu kama dalili za mfua au mabadiliko ya hali ya anga. Mawingu yanaweza kuwa sehemu ya maradhi au asili yenye uzuri na huadhiri hisia za watu kwa sababu ya mwonekano na hali wanayoleta au hali mawingu inayoleta humu duniani au kwenye maisha ya binadamu mawingu ni sehemu muhimu sana ya mazingira ambayo yanachangia mzunguko wa maji, hali ya hewa na maisha duniani ni ni sehemu ya asili inayohusiana moja kwa moja na maisha ya viumbe na ustawi wa mazingira mawingu yanabeba maana ya mabadiliko na ni dalili za nguvu za asili zinazotawala dunia yote.

Naam, chai ni kinywaji maarufu kinachotengenezwa kwa kuchanganya majani ya mmea wa chai yaliyochanganikwa na majimoto. Chai hutumiwa duniani kote kama kinywaji cha joto kinachopendwa na watu wa rika na tamaduni mbalimbali. Ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku kwa wengi hasaa katika maeneo yenye tamaduni aa kupika na kunywa chai kama sehemu ya utamaduni wa kijamii na kijamii pia vilevile, chai ina ladha tofauti kulingana na aina ya majani yanayotumika jinsi ya kuandaa chai na viambato Vinavyoongezeshwa au vinaviongezwa kama sukari, maziwa, limau au viungo kama ndalasini na tangawizi. Ladha ya chai inaweza kuwa kali, laini, tamu au yenye, harufu, maalumu kulingana na mchanganyiko na njia ya kuandaa chai. Pia, kinywaji hiki, kina faida mbalimbali za kiafya, ikiwa ni pamoja na kusaidia kuimarisha mfumo wa mgegenyo wa chakula, kuongeza nguvu za mwili kutokana na kafeini inayo au iliyomo na kutoa hisia za utulivu na faraja na pia kuongeza joto mwilini kunywa chai mara kwa mara kunaweza kusaidia kupunguza hatari ya magonjwa fulani kwa sababu ya viambato vyake vya vinavyosaidia mwili kuweza kupata muonekano mzuri Pia, mbali na faida za kiafya chai ni sehemu ya mawasiliano na utamaduni kwa watu wengi hupatikana katikati au katika mikutano familia na sehemu za kazi kama njia ya kuanzisha mazungumzo na kuimarisha mahusiano. Kunywa chai pamoja ni ishara ya ukaribu na kushirikiana katika jamii nyingi duniani. Pia chai ni kinywaji chenye umuhimu mkubwa wa kiafya katika jamii na kitamaduni ni sehemu ya maisha ya kila siku ambayo hutoa furaha afya na kuunganisha watu katika mawasiliano na urafiki.

Naam, nyama ni sehemu ya mwili wa wanyama waliokufa au wa viumbe wengine walio tumika kama chakula kwa binadamu Nyama hutumika kama chanzo muhimu cha proteini na virutubishi vingine vinavyo hitajika kwa ukuaji wa afya na uhai wa binadamu inajumuisha sehemu mbalimbali za wanyama kama vile misuli tishu na mafuta ambayo hupikwa na kuliwa katika aina mbalimbali za chakula duniani kote Nyama haswa nyama ya ngombe au mbuzi huwa nyama nzuri zaidi kwa afya ya binadamu kwa sababu husaidia mtu kuweza kuwa na afya nzuri na kuweza kujenga mwili vizuri Nyama ina aina nyingi kulingana na nyama asili kama nyama ya ngombe mbuzi, kondoo, kuku, samaki na wanyama wengine wa protein au wakufugwa. Kila aina ya nyama inaladha muundo na virutubishi tofauti ambavyo hutoa faida za kiafya kama vile kutoa nguvu kusaidia ukuwaji wa misuli na kuimarisha kinga ya mwili. Pia, nyama ina umuhimu mkubwa sio tu kama chakula bali pia kama sehemu ya mila, sherehe na utamaduni katika baadhi ya jamii, nyama hutumiwa kuweza kuadhimisha matukio, muhimu kama harusi, sikukuu na sherehe za kidini au kijamii. Nyama ni moja wapo ya bidhaa zinazouzwa katika masoko na biashara, mbalimbali hivyo iki kichangia katika uchumi wa watu wengi. Bali na umuhimu wake wa lishe utunzaji wa wanyama unahitaji, uangalizi mkubwa ili kuhakikisha usalama wa chakula. Hii inajumuisha usafi katika kuchinja, kuhifadhi na kupika nyama ile huzuia magonjwa yanayo sababishwa na bakteria au vimelea kueza kuadhiri nyama ile unapoipika. Pia, nyama ni chanzo cha chakula muhimu sana kwa binadamu ambacho kina mchango mkubwa, wa kiafya, kijamii na kiuchumi, kinahitajika kuwa lishe bora na huchangia katika maisha ya watu kupitia tamaduni, biashara na afya. Nyama ni muhimu sana kwa maisha ya binadamu kwa sababu huleta afya nzuri na vile vile kueza kuwatunza wa nyama wale vizuri kwa kuwa ni chakula na ambacho ni kizuri.

Bajeti ni mpango wa kifetha unaoandaliwa kwa ajilia ya kuonyesha kiasi cha mapato na matumizi yanayotarajiwa kwa kipindi fulani cha muda kawaida kwa mwaka moja bajeti hutumika na watu binafsi familia makampuni mashirika na serikali kupanga jinsi rasilimali za fedha sitakavyo tumika kwa madhumuni mbalimbali ili kufanikisha malengo yao. Bajeti inaelezea kuwa undani au kwa undani jinsi fedha sitakavyo patikana na jinsi sitakavyo tumika, ikijumuisha matumizi ya kawaida kama garama za chakula, makazi, usafiri, elimu, afya na miradi mingine muhimu. Kupitia bajeti mtu au tasisi anaweza kuona kama mapato yake yatatosha kulipa mahitaji yake yote au kama kuna haja ya kupunguza matumizi au kuongeza mapato kufanya bajeti ni muhimu kwa sababu husaidia kuthibiti matumizi na kuepuka matumizi yasiyo ya hitajika au yasiyo hitajika au matumizi ya siada ya uwezo wa mtu au tasisi Pia, bajeti hutoa muongozo wa kupanga fedha, kuekeza na kujianda kwa changamoto za kifedha zinazoweza kutokea wakati wowote. Kwa serikali, bajeti ni zana muhimu katika kusimamia uchumi wa nchi na kuhakikisha fedha za uma zinatumika kwa usawa na kwa manufa ya wananchi. Bajeti husaidia kufuatilia maendeleo ya malengo ya kifedha kwa kipindi fulani na kutoa tarifa muhimu kwa watu wao maamuzi huku au kuhusu hali ya fedha. Hii inasaidia katika kurekebisha mikakati ili kuhakikisha malengo yanatimia kwa wakati na kwa ufanisi. Bajeti ni kitu muhimu kuweza kupanga ili kuweza kuondokea mashida nambayo si mashida ya lazima au kuweza kuwepuka matatiso nambayo hayakuwa matatiso ya lazima au matatiso ya kukusudiwa Nilazima watu wapange bajeti ili kuweza kutekeleza mambo vizuri na kuweza kuwendeleza uchumi wanichi vizuri.

Naam, ndugu ni neno linalotumika kueleza uhusiano wakaribu kati ya watu waliotokana na familia moja au waliounganishwa kwa damu au watoto wa mzazi mmoja ndoa au urafiki wakaribu Kwa maana ya kawaida ndugu ni watu wanaoshiriki wazazi au mzazi mmoja au wawili mfano watoto wa wazazi mmoja ndugu wa damu au watu waliounganishwa kwa ndoa kama wake na wake wa ndugu Neno ndugu pia linaatumiwa kama maana ya zaidi kueleza watu walioungana kwa uhusiano wakijamii au wakiroho kama ndugu wakanisa, ndugu wakikundi au hata wa watu waliokuwa kama familia kutokana na mahusiano au uhusiano wakaribu na usaidizi wakaribu wa kila mmoja. Pia, ndugu wananafasi kubwa sana kwa sababu huleta mshikamano msaada wa familia na kuhifadhi utamaduni wa kuungana na kusaidiana. Ndugu huungana wakati wa sherehe, uzuni na wakati wa changamoto ili kuimarisha hisia za upendo na mshikamano wa familia na jamii. Ndugu ni kitu kizuri kwa sababu huonyesha heshima na kueza kuleta watu pamoja kwa kueza kusaidiana na kuleta mambo muhimu uhusiano wa ndugu ni msingi wa maisha kijamii kwa sababu usaidia kuanzisha na kudumisha muunganiko wa watu kuhifadhi uridhi wa familia na kusaidia katika malezi na ustawi wa watoto na watu wazima. Ndugu huweza kusaidia kimsingi katika masuala ya maisha kama vile elimu afya biashara na maamuzi muhimu ya familia na kuweza kuleta mabadiliko kwenye familia iwapo ni njia ya masungumzo au kuweza kuwasiliana vizuri. Ndugu ni kitu muhimu sana kwenye familia. Pia ndugu ni sehemu muhimu ya maisha ya mtu binafsi na jamii kwa ujumla ni msingi wa mshikamano, upendo, msaada na uridhi wa tamaduni kuhifadhi na kuenzi uhusiano wa ndugu ni muhimu kwa maendeleo ya familia na ustawi wa jamii nzima.

Naamu, mjomba ni neno linalotumika kuelezea kaka wa mama au ndugu wa karibu wa mama wa mtu katika tamaduni nyingi za kiafrika, mjomba ni mtu wa familia wa karibu ambaye ananafasi muhimu katika maisha ya watoto na familia kwa ujumla Mjomba ni baba wa watoto, bali ni mtu alieye katika kizazi kimoja na mama au anayeunganishwa kwa damu upande wa mama Mjomba huchukuliwa kuwa sehemu ya familia na mara nyingi huwa na jukumu la kusaidia mama na watoto katika malezi, msaada, wakifedha na ushauri katika baadhi ya tamaduni Mjomba anaweza pia kuwa mtu wa kuaminiwa na mwenye mamlaka ya kushiriki maamuzi makubwa ya familia Hasa yanayo husiana na malezi na maswala ya watoto uhusiano wa mjomba na watoto huwa na mshikamano wakipeke wa kifamilia na mara nyingi unahusisha kuhadhiri au kuhudhuria sherehe mbalimbali kushiriki katika mila na desturi mbalimbali na kusaidia katika nyanja mbalimbali za maisha ili kuweza kuwa na mshikamano Pia mjomba huweza kuwa mfano wa kuigwa kwa watoto na muelekeo katika maisha yao kutokana na nafasi yake ya heshima katika familia na mjomba ni mtu wa familia mwenye nafasi muhimu sana katika malezi msaada na kuendeleza mshikamano wa kifamilia ana mchango mkubwa katika kuimarisha urafiki na usaidizi kati ta kizazi tofauti ndani ya familia na hivyo ni sehemu ya msingi katika maisha ya kijamii Mjomba ni mtu muhimu sana kwenye familia na ana mchango mkubwa kwenye familia.

Naam, futa ni neno linalotumika kueleza kitendo cha kuondoa, kubadilisha au kufuta kitu kilichopo, iwe ni maandishi picha au vitu vingine katika mazingira tofauti Kitendo cha kufuta kinaweza kutokea katika hali mbali mbali kama vile kufuta makosa kwenye maandishi, kuondoa takwamu kwenye kompyuta au kuondoa uchafu wa vitu vinavyo hitajika Neno futa linamana nyingi kwa sababu unaweza pia yawapo ni maandishi kwenye ubao unaweza ukaambiwa uweze ukayafuta ili muweze kuandika maandishi mengine katika matumizi ya kawaida futa hutumika kuondoa au kuondoa kitu kwa njia ya kimwili au kidigitali Kwa mfano mtu anaweza kufuta mchoro aliotengeneza au kufuta ujumbe kwenye simu aitha neno hili linaweza pia kumaanisha kuondoa taarifa kumbukumbu au hata hisia fulani Pia kufuta ni hatua muhimu katika maisha ya kila siku kwani husaidia kusafisha kurekebisha makosa na kufanya mambo kuwa safi na sahihi katika mazingira ya kazi, futa makosa kunasaidia kuhakikisha kuwa taarifa au kazi zinaendana na viwango vinavyotakiwa, pia kufuta vitu vinavyohitajika. Kunaweza kusaidia kupanga nafasi na kuleta usawa katika mazingira ya maisha au kazi. Futa ni kitu na ambacho ni muhimu, haswaa unapoona panamakosa, unaeza ukafuta ili kuweza kurekebisha na kuweza ku kuwezakupatengeneza pawe mahali pazuri Futa ni kitendo cha msingi, kinachosaidia kuondoa na kurekebisha vitu kwa madhumuni ya kufanya mambo kuwa bora, safi na yenye usahihi Nisihemu ya maisha ya kila siku inayotumika katika vituo mbalimbali tofauti wa au utofauti wa maisha ya mtu binafsi na kijamii au kiufundi Futa husaidia sana kwa kuweza kurekebisha Iwapo ulikuwa unatuma barua pepe unaweza ukafuta mahali na mbapo ulikuwa umekosea na kuweza kurekebisha ili kuweza kuituma ienze isomeke vizuri na kwa usahihi.

Naam, hoteli ni sehemu au jengo ambalo hutoa huduma za malazi, chakula na burudani kwa watu wanaosafiri au kutaka kupumzika kwa muda fulani mbali na makazi yao ya kawaida. Hoteli hutumika sana na watu wanaosafiri kwa sababu mbali au kwa sababu mbali mbali kama likizo, biashara, mikutano au matukio ya kijamii. Huduma zinazotolewa katika hoteli zinaweza kuwa za aina tofauti kulingana na ukubwa kiwango na aina ya wateja wanao au wanayolenga. Pia, hoteli hujengwa kwa ajili ya kutoa faraja usalama na huduma bora kwa watu wengi au kutoa vyumba vya kulala, vilivyo na vifaa mbalimbali kama kitanda, choo, televisheni na huduma za mtandao. Zaidi ya huduma za malazi, hoteli nyingi hutoa vyakula na vinywaji kupitia migawa au mikahawa au baada ndani ya hoteli. Pia, hoteli zinaweza kuwa na huduma za ziada kama vile maegesho, huduma za usafiri, viwanja vya michezo na vyumba vya mikutano. Pia, hoteli zina umuhimu mkubwa katika sekta ya utalii na uchumi kwa sababu husaidia kuwahudumia watalii na wageni kutoka sehemu mbalimbali za dunia hivyo kuleta mapato kwa nchi na jamii zinazozunguka. Pia, hoteli hizo kupitia hoteli watalii wanapata mahali pa kupumzika kupata shughuli zao na kupata huduma zinazowahudumia vyema. Hoteli hutoa ajira kwa watu wengi katika sekta ya huduma, kwanzia ushauri na mapokezi, wapishi, wahudumu, wasafirishaji na wasimamizi. Hii inachangia kukuza uchumi na kuboresha maisha ya watu wanaoishi maeneo yanayozungukwa na hoteli hilo. Kwa sababu hoteli hilo husaidia soko kwa kuweza kuwapa vijana kazi ya kuweza kusafirisha au kuwa wahudumu. Pia, hoteli ni sehemu muhimu sana katika maisha ya watu wanaosafiri na pia katika maendeleo ya uchumi wa nchi, inatoa huduma za msingi za malazi, burudani na ni sehemu inayochangia katika kukuza utalii, biashara na maisha bora kwa jamii. Hoteli ni chanzo cha kuweza kukuza uchumi wa nchi na kuweza kupa vijana wengi kazi kwa sababu hoteli ina kazi nyingi za kuweza kutekeleza pale na kuweza kuhudumia watalii au waliotembelea hoteli lile.

Naam, hifadhi ni kitendo au mfumo wa kulinda kuhifadhi na kuendeleza rasli mali, mali au mazingira ili ziweze kuendelea kuwa salama, zisiweze kuharibika, kupotea au kutumika vibaya. Hifadhi inaweza kufanyika kwa njia mbali mbali kulingana na kile kinachohifadhiwa kama vile hifadhi ya mazingira, hifadhi ya mali za dhamani au hifadhi ya taarifa na rekodi muhimu. Pia, hifathi inahusisha kuzuia uharibifu wa misitu, mito, wanyama wapori na viumbe wengine ili kuhakikisha ustawi wa ekolojia na mzunguko wa maisha unaendelea vizuri na kwa usalama. Hifadhi ya mazingira ni muhimu kwa sababu inalinda viumbe hai na rasilimali asili ambazo zinahitajika kuwa kwa ajili ya maisha ya sasa na visasi vijavyo. Kwa upande wa mali na rasilimali nyingine, hifadhi ina maana ya kuweka na kuhifadhi vitu kwa njia salama ili zisiharibike au zisipote au zisitumike vibaya. Pia, hifadhi nikuhifadhi chakula ili kisije kikaharibika, kuhifadhi fedha kwenye akaunti za benki au kwenye mpesa, au kuhifadhi taarifa muhimu za biashara ili zisipotee. Kifadhi ni sehemu muhimu katika usimamizi wa raslimali ili kuepuka upotevu, matumizi mambaya na kuhakikisha usalama wa mali hii husaidia watu tasisi na jamii kwa ujumla kuendeleza maendeleo, endelefu na kuepuka changamoto zinazo tokana na ukosefu wa raslimali. Vile vile, hifathi ni hatua ya msingi inayochangia kulinda na kuendeleza raslimali mbali mbali. Iwe ni mazingira mali au taarifa ni njia ya kuhakikisha kuwa vitu vina hifadhiwa kwa uangalifu na kutumiwa kwa njia bora ili vizije vikatumika ovyo ovyo ili kutekeleza manufaa kwa mtu binafsi jamii au vizazi vijavyo. Hifathi ni msingi wa ustawi na wa maisha na maendeleo endelefu katika kila sehemu kote duniani.

Mafunzo ni mchakato wa kupata maarifa, ujuzi au maadili kupitia elimu, mazoezi, maelezo au uzoefu. Mafunzo hutolewa kwa madhumuni ya kuwasaidia watu, kujifunza mambo mapya, kuboresha uwezo wao, na kuwa na ufahamu wa kina kuhusu jambo fulani. Mafunzo yanaweza kufanyika katika mazingira mbalimbali kama shule, vyuo, kazini au hata kwenye maisha ya kila siku au kwenye kazi na ambazo mtu anazofanya pia pale ni mafunzo na ambayo ni mafunzo muhimu zaidi vilevile mafunzo ni muhimu kwa sababu husaidia mtu kukuza uwezo wake wa kufikiria, kutatua matatizo na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi Kupitia mafunzo watu hujifunza mbinu bora za kufanya kazi, maarifa mapya yanayo hitajika katika fani fulani na pia maadili yanayo waongoza katika maisha na kazi wanazo zitekeleza. Mafunzo yanaweza kuwa ya kitaaluma kama vile masomo ya shule au ya kitaaluma kama vile mafunzo ya kazi au hata mafunzo ya maisha yanayosaidia mtu kujiendeleza kibinafsi. Mafunzo huchangia katika maendeleo ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla kwa kuwa, watu waliopata mafunzo yana nafasi kubwa ya kuchangia katika maendeleo ya kiuchumi, jamii na kiteknolojia. Mafunzo pia huimarisha ushindani katika soko la ajira na hutoa furusa za kujiendeleza kiakili na kitaluma na kuweza kuongeza uzoefu wako wa kueza kufanya kazi kupitia mafunzo. Vilevile, mafunzo ni sehemu muhimu ya maisha ambayo hutoa msingi wa maarifa na ujuzi unaohitajika kwa mafanikio katika maisha ya mtu na jamii. Ni njia ya kuendeleza uwezo wa binadamu na kuhakikisha kuwa mtu anaweza kukabiliana na changamoto za aina yeyote za maisha kwa ufanisi na hekima. Mafunzo ni msingi wa maendeleo endelefu na ustawi wa mtu binafsi na jamii kwa ujumla ili kuweza kupata mafunzo mazuri ni lazima uweze kuwa makini na kuweza kutekeleza na kufuatilia mafunzo hayo Ndiyo uweze kuwa mtu bora na kuweza kufanya kazi zako kwa uzuri kwa kupitia mafunzo hayo.

Naam, bahati njema ni hali au tukio la kupata matokeo mazuri au mafanikio kwa njia isiyotarajiwa au isiyopangwa Mara nyingi likihusishwa na maisha au msaada wa nguvu za juu, bahati au mabadiliko ya mazingira ambayo yanawezesha mtu kufanikisha jambo fulani kwa urahisi zaidi kuliko kawaida. Bahati njema ni kitu kinachoguswa na hali ya nasibu ambapo mtu anapokea mambo mazuri bila kujitahidi sana au bila kuwa na ubabiti kamili juu ya matokeo hayo. Pia bahati njema inaweza kuonekana kama kupata fursa nzuri bila kutegemea, kuepuka matatizo makubwa au kupata msaada kwa wakati mwafaka watu watu wengi huamini kuwa bahati njema ni sehemu ya maisha ambayo inaweza kuleta mabadiliko mazuri katika hali zao za maisha, kazi au mahusiano Ingawa bahati njema mara nyingi huonekana kama jambo la nasibu Pia inahusishwa na maandalizi, jitihada na mtazamo chanya, au mtazamo ambao ni mnzuri watu wanajiandaa vizuri na kufanya kazi kwa bidii Hua na nafasi kubwa ya kupata bahati njema kwa sababu wanakua tayari kuchukua fursa au zinapojitokeza Pia bahati njema ni hali ya kupata matokeo mazuri yasiotarajiwa ambayo huleta furaha, mafanikio na mabadiliko katika maisha ya mtu. Ni sehemu ya maisha inayochangia mtu au matumaini na kuonyesha kuwa pamoja na changamoto. Kuna wakati wa mafanikio na baraka ambazo mtu anaweza kufikia kwa msukumo wa imani jitihada na fursa zinazojitokeza.

Naam, lala ni tendo la kupumzika kwa kuingia katika hali ya usingizi ambapo mwili na akili hutulia na kupona kutoka katika shuguli na uchovu wa siku nzima lala ni sehemu muhimu sana ya maisha ya binadamu na viumbe wengine kwani husaidia kurejesha nguvu, kuimarisha afya na kuwezesha akili kufanya kazi vyema siku inayofuata mzunguko wa hatua tofauti za kupumzika kwa akili na mwili, ambapo mwili hupunguza shuguli za misuli na mfumo wa neba. Na akili huingia katika hali ya kutulia mawazo na kurekebisha kumbu kumbu, kupata usingizi wa kutosha, usaidia kuongeza uwezo wa kufikiria, kujifunza na kukumbuka mambo kwa ufanizi zaidi. Lala pia ni sehemu ya mzunguko wa maisha ambayo husaidia mwili kuondoa sumu, kurekebisha seli zinazoharibika na kuimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa ukosefu wa usingisi wa kutosha unaweza kusababisha matatizo mbalimbali ya kiafya kama vile udhaifu wa kinga, msongo wa mawazo na matatizo ya moyo Pia, zaidi ya umuhimu wa kiafya lala ni wakati wa kutulia na kupata amani ya akili Hivyo husaidia mtu kuwa na hisia nzuri, huondoa msongo wa mawazo na kuwa tayari kukabiliana na changamoto mpya za maisha katika tamaduni nyingi, kupata usingizi mzuri ni sehemu ya maisha yenye afya na ustawi wa mtu binafsi Pia, lala ni tendo la msingi la lazima katika maisha ya binadamu viumbe wengine ni njia ya kupumzika, kupona na kujiandaa kwa shuguli za siku inayofuata lala, bora na kutosha ni muhimu kwa afya akili na maisha mazuri kwa ujumla Kwa binadamu au wanyama wengine ni lazima mtu haeze kulala ili haeze kutengene sa afya yake kwa sababu hauwezi kuishi bila kulala.

Meza ni kifaacha samani kinachowundwa kwa kawaida kwa mbao chuma plastiki au nyenzo nyingine ambacho kinajukua linalotumika kueka vitu juu yake au kutekeleza shuguli mbali mbali Meza hutumika katika nyumba, ofisi, maduka, shule na sehemu nyingine nyingi kwa madhumuni tofauti kama kula chakula, kufanya kazi, kuhifadhi vitu au mikutano Meza inaweza kuwa na ukubwa umbo na muundo tofauti kulingana na matumizi yake. Kuna meza ndogo zinazotumika kwa ajilia kueka vitu vidogo kama vitabu au vinywaji. Na kuna meza kubwa kama meza za mikutano au za chakula zinazoweza kuhudumia watu wengi kwa wakati mmoja. Meza pia inaweza kuwa na migumine au muundo mungine wa kufanya iwe imara na rahisi kuitumia. Pia, meza ni sehemu muhimu kwa sababu utoa uso au jukwa la kufanya shuguli mbalimbali kwa urahisi na kwa mpangilio. Pia, wakati wa chakula, meza hutowa mahali pa kueka sahani na vyombo vya chakula na katika kazi au masomo, meza hutowa sehemu ya kueka vifa kama kompyuta, karatasi na vitabu. Zaidi ya matumizi ya nyumbani meza hutumika pia katika maeneo ya biyashara kama maduka na ofisi ili kusaidia katika kazi za kila siku na kuimarisha mpangilio wa kazi. Pia, meza ni sehemu ya samani ambayo inaweza kuadhiri muonekano wa chumba au mazingira kwa ujumla. Hivyo mara nyingi hutengenezwa kwa uzuri na ubunifu wa kisani ili yeze kupendeza na yeze kufutia watuengi. Meza ni kifacha msingi cha matumizi ya kila siku ambacho husaidia katika kupanga na kufanya shughuli mbalimbali kwa urahisi na ufanisi nisehemu inayo changia ustawi wa maisha kwa kutoa mahali pa kufanya kazi, kula na kuhifadhi vitu, wampangilio mzuri na kueza kufanya nyumba iwe imepangika vizuri na iwe na muonekano mzuri. Meza ni kitu ambacho husaidia sana haswa kinapokuwa pale nyumbani au kwenye ofisi mbali mbali kweza kutumia meza ni njia nzuri.

Naam, karibu ni neno linalotumika kama salamu ya kuwakaribisha watu au kuonyesha ukaribu upokeaji na mwaliko wa kuja au kushiriki katika jambo fulani. Neno hili lina maana pana inayojumuisha hisia za ukarimu, upendo na mshikamano katika mazungumzo na mahusiano ya watu. Katika matumizi ya kawaida karibu hutumiwa kuwakaribisha wageni, marafiki au watu wanaojiunga na kikundi, familia au hafla mbalimbali mtu anaweza kusema karibu nyumbani kumkaribisha mtu kuingia na kuhudhuria katika makazi yake au karibu kwenye kikao kuonyesha mwaliko wa kushiriki mazungumzo au shughuli fulani Zaidi ya maana ya kihuduma na ukarimu neno karibu linaweza pia kuonyesha uhusiano wa karibu wa kiroho kijamii au kifamilia katika au kati ya watu wawili au zaidi Inaadhirisha hisia za kuungana, kusaidiana na kushikamana katika nyanja mbalimbali za maisha ili kuweza kutekeleza kitu kwa umoja Iwapo ni kazi au kuweza kutekeleza msaada kuweza kuwasaidia watu na ambao hawajiwezi Mweze kushikana na kuwa kwa ukaribu kuweza kusaidia watu wale ili pia wawe na mwonekano mzuri na maisha mazuri Pia, katika tamaduni nyingi za kiafrika, ukarimu na kuwakaribisha wageni ni sehemu muhimu ya maisha ya kijamii na huonekana kama heshima na maadili mema. Kutumia neno, karibu ni njia ya kuonyesha heshima upendo na kuwa tayari kusaidia wengine, kuweza kuwaonyesha una roho ya utu na una roho na ambayo ni nzuri ya kuweza kusaidia mtu iwapo wana shida yoyote. Pia, karibu ni neno linaloleta hisia nzuri za ukarimu, mshikamano na upendo kati ya watu ni sehemu ya mawasiliano mazuri ambayo husaidia kuimarisha mahusiano na kuleta amani na furaha kati au katika maisha ya kila siku kupitia karibu mtu anahamasishwa kuhudhuria, kushiriki na kujumuika na wengine kwa furaha na heshima ili waweze kufurahia kwa pamoja.

Mkate ni chakula kinachotengenezwa kwa unga wa ngano au nafaka nyingine Unaochanganywa na maji, chachu na viambato vingine kisha kuchomwa au kukaangwa hadi kuiva Mkate ni chakula muhimu katika tamaduni nyingi duniani na hutoa nisharti muhimu kutokana na wanga uliyomo ndani yake Mkate hutumika kama sehemu kuu ya chakula cha kila siku katika familia nyingi, hasaa katika maeneo ya Afrika, ulaya na sehemu nyingine duniani. Kuna aina nyingi za mkate kama vile mkate wa ngano, mkate wa mahindi, mkate wa tambi na hata mikate ya kipekee kama vilevile chapati au mandazi kulingana na tamaduni na njia za kupika. Mkate ni chanzo cha nisharti kwa sababu kuna wanga ambao mwili hutumia kama chanzo cha nguvu. Pia mkate unaweza kuwa na nyuzi, proteini au virutubishi vingine ikiiwa umetengenezwa kwa nafaka zilizo bora. Kwa hivyo mkate ni sehemu muhimu ya lishe ya watu wengi duniani. Pia, zaidi ya umuhimu wa lishe, mkate pia ni sehemu ya maisha ya kijamii na kitamaduni hupatikana katika sherehe, mikusanyiko na milo ya pamoja kama ishara ya kushiriki na kuungana katika familia nyingi. Kushiriki mkate ni njia ya kuonyesha upendo na ushikamano. Vilevile mkate ni chakula cha msingi kinachotoa nisharti na lishe muhimu wa mwili wa binadamu ni sehemu ya utamaduni na maisha ya kila siku ambayo huchangia afya umoja na furaha katika familia na jamii. Mkate ni chakula rahisi laini chenye mchango mkubwa katika maisha ya watu wengi duniani na ladha yake huwa ladha nzuri na ladha ya asili. Unapokula mkate huwa unamuonekano mzuri na ladha yake ni laini na kuwa mkate ni mtamu sana. Haswa mkate uliotengenezwa kwa unga wa ngano huwa mkate huo una ladha nzuri na ni mkate mtamu sana.

Ofisi ni sehemu au jengo lililowekwa kwa madhumuni ya kufanya shughuli za kazi za kiutawala, biashara au shirika lolote. Ofisi hutumika kama mahali pa watu kuandaa kupanga, kusimamia na kutekeleza majukumu mbalimbali yanayohusiana na kazi zao za kitaalama au biashara. Ni sehemu muhimu sana katika maisha ya kisasa kwa sababu hutoa mazingira yenye mpangilio na rasilimali zinazosaidia kufanikisha kazi kwa ufanisi na urahisi. Katika ofisi, watu hufanya shughuli kama vile kupanga mikutano, kuandika ripoti, kupokea wateja, kusimamia rasilimali na kufanya maamuzi ya kibiashara au kiutawala. Ofisi inaweza kuwa ndogo au kubwa kulingana na aina ya shirika na inaweza kuwa na vyumba vya kazi, vyumba vya mikutano, maeneo ya kupumzika na vifaa mbalimbali kama kompyuta, simu na vyombo vya kuandikia. Ofisi ni sehemu ambayo hutoa usaidizi mkubwa katika kuendesha kwa shughuli za kila siku katika taasisi au biashara mbali mbali. Kupitia ofisi mawasiliano kati ya wafanyakazi na wateja yanaweza kufanya kwa urahisi na majukumu ya kazi yanaweza kusimamiwa vyema ili kufanikisha malengo ya shirika. Zaidi ya hayo, mazingira ya ofisi yanaadhiri au adhari kubwa kwa ufanisi wa kazi na morale ya wafanyakazi, ofisi nzuri yenye mpangilio mzuri na mazingira rafiki husaidia kuongeza motisha na utendaji kazi mzuri kwa watu wanao fanya kazi ndani yake. Ofisi ni sehemu muhimu katika maisha ya kisasa inaonyesha shughuli za kitaalum na kibiashara kufanya kwa mpangilio na ushirikiano ni sehemu inayochangia katika maendeleo ya biashara usimamizi wa taasisi na ustawi wa wafanya kazi. Ofisi inapokuwa nzuri na inapokuwa na mazungumzo mazuri watu huweza kushirikiana kwa ukaribu na kuweza kutekeleza majukumu vizuri na kufanya kazi vizuri Iwapo ofisi ya huyu taasisi na ambazo ni nzuri huwa na muonekano mzuri na wafanya kazi kushirikiana na kufanya kazi kwa umoja na kufanya kazi kwa ukaribu na kuifanya kazi ile vizuri Kwa ufanisi ili ieze kupendeza na matokeo yawe matokeo mazuri au matokeo chanya.

Biashara ni shughuli au mpango wa kiuchumi unaohusisha kununua kuuza kutengeneza au kusambaza bidhaa au huduma kwa ajili ya kupata faida. Biashara inaweza kufanywa na mtu mmoja kundi la watu au kampuni kubwa. Na ni sehemu muhimu ye sana ya maisha ya kila siku kwa sababu inasaidia katika kutatua mahitaji ya watu na kukuza uchumi wa jamii na taifa. Katika biashara, mtu au taasisi huanzisha shughuli zinazolenga kuleta mapato kupitia mauzo ya bidhaa au huduma mbalimbali. Biashara inaweza kuwa ya aina tofauti kama vile biashara ndogo ndogo za reja reja, biashara za uzalishaji wa bidhaa, huduma za ushauri, biashara za mtandao na nyinginezo nyingi. Biashara inahitaji mipango mizuri maarifa ya masoko uwelewa wa mahitaji ya wateja na usimamizi bora ili kufanikisha malengo na ambayo yaliyopangwa au malengo na ambayo umeweza kuyaeka kuweza kuyafanikisha. Pia, faida ya biashara ni kupata kipato cha ziada baada ya kulipa gharama zote za uzalishaji na usambazaji wa bidhaa au huduma, fidia hii inaweza kutumika kuendesha biashara kuekeza tena au kuboresha maisha ya wenye biashara na jamii inayozunguka Pia, zaidi ya mchango wake wa kiuchumi, biashara huongeza ajira kuleta ubunifu na kukuza uhusiano wa kibiashara ndani ya nje ya nchi kupitia biashara watu wanapatana au watu wanapata fursa ya kujiaajiri, huongeza kipato na kuchangia maendeleo ya jamii zao. Pia, biyashara ni shuguli muhimu inayochangia katika maendeleo ya mtu binafsi, familia, jamii na taifa kwa ujumla. Ni msingi wa ukuwaji wa uchumi na chanzo cha maendeleo ya biashara bora kupitia utoaji wa bidhaa na huduma zinazokidhi mahitaji ya watu. Biashara ni ina umuhimu mkubwa katika kuleta maendeleo ya kiuchumi na ustawi wa jamii.

Samaki hutofautiana kwa ukubwa rangi na aina kulingana na aina zao nyingi Kuna samaki wa maji ya chumvi kama samaki wa baharini na samaki wa maji safi kama vile samaki wa mito na maziwa Samaki ni sehemu muhimu sana ya mchoro au mnyororo wa chakula katika mazingira ya maji Kwa kuwa hula wadudu wengine wadogo na kuwa upande mwingine huliwa na wanyama wakubwa zaidi Kwa binadamu, samaki ni chanzo muhimu cha lishe kwa sababu ni chakula chenye proteini nyingi mafuta yenye afya kama vile omega na virutubishi vingine vinavyosaidia mwili kuwa na afya njema Samaki hupikwa kwa njia mbali mbali kulingana na tamaduni ikiwa ni pamoja na kukaangwa, kuokwa, kuchemshwa au kutengenezwa kama samaki wa chumvi Zaidi ya lishe, samaki ni chanzo cha maisha kwa watu wengi wanaoishi karibu na maeneo ya maji Kwani huleta ajira kupitia uvuvi na shughuli za biashara ya samaki Pia samaki huchangia katika kulinda mazingira kwa kudumisha uwiano na viumbe katika maji na kusaidia kuimarisha afya ya mito maziwa na bahari Pia, samaki ni viumbe wa majini wenye umuhimu mkubwa wa kiafya, kisaikolojia na kiuchumi ni chanzo cha chakula bora hupatikana kwa wingi katika mazingira ya maji na huchanganya maisha ya watu na ustawi wa mazingira. Samaki ni sehemu muhimu ya urithi wa asili na maendeleo ya biashara au maendeleo vile vile maendeleo ya maisha ya binadamu duniani. Nyama ya samaki huwa ni mzuri sana na mafuta yake ni tiba na ambayo ni tiba mzuri.

Naam, mashariki ni mwelekeo wa moja kati ya mwelekeo wa msingi wa dunia unapatikana upande wa jua linapoangaza wakati wa asubuhi. Katika ramani na ramani za dunia, mashariki huashiria upande wa kulia au upande wa kuanzia ambapo jua hutokea kila siku. Neno mashariki linatumiwa kueleza mwelekeo huu wa kijiografia na pia maeneo yanayopatikana upande huu wa dunia. Katika maisha ya kila siku, kuelewa mwelekeo wa mashariki ni muhimu kwa kupanga na kuelekeza vitu kusafiri na kutambua mwelekeo sahihi wa eneo flani. Pia, watu hutumia mashariki kuamua mwelekeo wa kusafiri au kueka vitu kwa njia inayolingana na mwelekeo wa jua ili kupata mwanga au kivuli. Pia, mashariki pia lina maana ya eneo au mikoa ambayo iko upande wa mashariki wa inchi fulani au dunia kwa ujumla, nchi za mashariki ya kati, mashariki mwa Afrika au mashariki ya Asia zinahusishwa na maeneo fulani yanayopatikana upande huu wa dunia. Zaidi ya mwelekeo wa kijiografia, neno mashariki linaweza pia kuashiria mwanzo wa kitu au hatua mpya pia kuangazia kitu kutoa upande wa mashariki kama ishara ya mwangaza au mwanzo mpya.

Pakia ni kitendo cha kuweka vitu katika sehemu fulani kwa mpangilio maalum ili visiweze kupotea kuharibika au kuenea ovyovyo Pakia hutumika katika maisha ya kila siku ili kuhakikisha usafi usalama na urahisi wa kupata vitu vinapo hitajika Pakia inaweza kufanyika katika nyumba ofisi maduka au sehemu nyingine ambapo vitu vingi huhifadhiwa au kutunzwa Pia pakia inaweza kumaanisha kupanga vitu kwa kama nguo vyombo chakula au vifaa vya nyumbani kwa njia inayorahisisha matumizi na kuhifathi kwa usalama Pia nguo hupakiwa vizuri katika rafa au kabati ili ziweze kuwa rahisi kupatikana na zisiharibike vitu kama chakula hupakiwa kwa njia inayo zuhia uharibifu na uhakikisha vinadumu kwa mda mrefu vile vile pakia inaweza kuwa sehemu ya utaratibu mzuri wa kazi na maisha ambayo husaidia kuokoa muda kuondoa vurugu na kufanya mazingira kuwasafi na yenye mpangilio Kwa watu binafsi na makampuni pakia ni njia ya kuonyesha nidhamu na uangalifu katika au katikati kutumia rasli mali. Kwa upande mwingine pakia ni kitendo cha mpangilio wa vitu kwa lengo la kuhifathi kulinda na kurahisisha matumizi na usafirishaji. Nisehemu muhimu ya maisha ya kila siku inayochangia utunzaji bora wa mali, usalama na ufanisi katika shughuli mbali mbali Pakia bora ni msingi wa maisha ya mpangilio na ustawi Unapo pakia iwapo ni bidhaa ambazo unaweza kuzisafirisha Unapo zipakia vizuri ndio njia salama ya kueza kufikisha bidhaa zako bila uharibifu wa hali au wa aina yeyote.

Naam, baba ni mtu wa kiume ambaye kwa kawaida ndiye mzazi wa mtoto hasa kwa upande wa kiume wa familia Baba ana nafasi muhimu sana katika maisha ya watoto na familia kwa ujumla akiwa kama mlezi, mlinzi, mtu wa msaada wa familia Baba ni mtu mwenye maana zaidi kwenye familia kwa sababu ndiye mlinzi na ndiye anayetekeleza majukumu yote kuweza kulinda familia na mambo mengi Pia baba huchangia katika kutoa mahitaji ya msingi kama chakula, mavazi, makazi, elimu na afya kwa familia yake yote Pia baba mara nyingi huwa kiongozi wa familia na maamuzi wa masuala mbalimbali ya nyumbani Akihakikisha familia inaishi wa amani na utulivu mbali na kazi za kifamilia baba ni mtu wa kumpa mtoto msaada na kihisia ushauri na malezi ya maadili mema ambayo husaidia mtoto kuwa mtu mzima mwenye tabia njema na mafanikio katika maisha yake Pia baba ni mtu mwenye nafasi muhimu sana katika familia na jamii akiwa ni chanzo cha msaada, usaidizi na malezi bora kwa watoto wake. Baba ni msingi wa familia yenye mshikamano, upendo na mafanikio katika maisha. Kupata baba mwenye huruma, mvumilivu na mwenye maadili ni mojawapo ya mafanikio makubwa kwa mtoto na familia kwa ujumla. Baba ni gunzo muhimu zaidi kwenye familia na huleta maendeleo na kueza kuunganisha familia iwe kitu kimoja na familia ikae kwa ukaribu.

Kusini ni mwelekeo moja wa dunia, kusini ni upande wa chini unautofautiana na kaskazini kwenye ramani nyingi, kusini huonekana chini mwelekeo huu hutumika kutambua mahali kupanga safari na kukuelewa nafasi ya eneo flani Kusini hutumika kueleza upande au sehemu iliopo ikilinganishwa na sehemu nyingine neno hili husaidia watu kuelewa kwa urahisi kuhusu mwelekeo na mahali. Maarifa ya kusini ni muhimu katika maisha ya kila siku kwa sababu yanasaidia mtu kujua alipo na anakokuenda. Katika geografia kusini pia hutaja maeneo ya dunia yalio upande wa kusini maeneo haya yanaweza kuwa ni hali ya hewa na mazingira tofauti kulingana na nafasi yake duniani Hii husaidia kuelewa tofauti za kimaumbile na kimaisha kati ya maeneo mbalimbali Kusini ni mwelekeo wa msingi unaosaidia kuelewa nafasi mwelekeo na mpangilio wa maeneo ni neno muhimu linalotumika katika mawasiliano ya kila siku na katika kuelewa wa mazingira yanayo tunzwa au yanayo tuzunguka Kusini ni upande wa chini kwenye ramani ya dunia ambapo ni upande iwapo ni Afrika, unaeza ukasema Afrika kusini, Afrika mashariki magharibi na kaskazini haswa sasa jina kusini ina lina maanisha upande wa chini wa Afrika kusini au vilevile unaeza maanisha kusini kwa kuwa ni upande wa chini au upande huo mwingine wa dunia ikiwa ni upande ule wa chini Kusini ina inamanisha upande wa chini.

Naam, bonyeza ni ikitendo cha kubana kitu kwa kutumia kidole mkono au kifaa fulani Bonyeza hutumika sana katika matumizi ya vifaa kama simu, kompyuta, machine na fifa vingine ili kufanya kazi, fulani itoke Napobonyeza mara nyingi unasababisha mabadiliko au muitikio kama kufunga kuwasha vile vile au kuwanza kufanya kazi kwa kutumia vidole Haswa iwapo ni simu na ambao ni simu ndogo ya kuweza kutumia kubonyeza zile vitofi Unaeza ukatumia vidole ili simu ile ieze kufanya kazi iwapo unataka kumpigia mtu Unaeza ukabonyeza ili simu ile ianze kufanya kazi vile vile katika maisha kila siku bonyesha hutumika kwa urahisi kufanya maamuzi au kutoa amri Pia mtu hubonyeza kitofe ili kuendesha kifa au kuchagua jambo fulani analolitaka au kueza kuingia kwa programu anayoitaka kwa kutumia kubonyeza Kitendo hiki ufanya kazi iwe rahisi na yaharaka kwa sababu kinahitaji nguvu kidogo tu Pia bonyesha pia linaweza kumaanisha kushinikiza kitu kimwili kama kubonyesha mlango kifuniko au kitu kingine ili kifunguke au kika sawa au kieze kuka vizuri Hivyo neno bonyeza hutumika katika hali nyingi tofauti lakini maana yake ni kushinikiza ili kupata matokeo fulani au kueza kupata matokeo chanya Pia, bonyeza ni kitendo cha msingi, kinachosaidia kufanya kazi, kuendesha vifaa na kukamilisha shuguli kwa urahisi Neno la kawaida katika maisha ya kisasa hasa katika matumizi ya teknolojia na vifaa vya kila siku Bonyesha inamaana nyingi, hasawa kwa kueza kubonyesha iwapo ni kompyuta iwapk unataka kutuma barua pepe au ni nyarafa na ambazo unataka kueza kutuma ni lazima unapaswa kueza kubonyesha.

Naam, faili ni kitu au mfumo unaotumika kuhifadhi na kupanga taarifa, nyaraka au kumbukumbu kwa mpangilio maalum ili ziweze kuwa rahisi kupatikana na kutumiwa faili linaweza kuwa la karatasi au la kielektroniki kulingana na mahali na namna ilio au linavyotumika. Katika mazingira ya ofisi, faili hutumika kuhifadhi nyaraka muhimu kama barua mikataba na ripoti kuweka nyaraka kwenye faili husaidia, kuzuia, kupotea, kuchanganyikiwa au kuweza kuzichanganya na kurahisisha utafutaji wa taarifa usieze kupotea. Pia katika matumizi ya teknolojia faili ni taarifa au hati iliyodhibitishwa au inayodhibitiwa ndani ya kompyuta vile vile inahifadhiwa ndani ya kompyuta au simu faili ili iweze kuwa na mandishi na kuweza kupatikana haraka Pia inaeza kuwa maandishi, picha, sauti au video faili hizi upangwa kwenye folder ili kuweka mpangilio mzuri na kurahisisha matumizi Pia, faili ni njia ya kupanga na kuhifadhi taarifa kwa usalama na mpangilio mzuri ni muhimu katika kazi, masomo na maisha ya kila siku kwa sababu husaidia kuhifadhi kumbukumbu na kurahisisha upatikanaji wa taarifa muhimu kueza kuzipata kwa haraka.

Na'am, kipanya ni kifaa cha kielektroniki kinachotumika pamoja na kompyuta ili kusaidia kuonyesha, kuchagua na kuendesha mambo yanayoonekana kwenye skrini Kipanya hufanya kazi kwa kusongezwa juu ya uso kama meza na harakati zake huonekana kama mshale Unaosogea kwenye skrini ya kompyuta na kuweza kurahishisha kuweza kutumia kompyuta kompyuta hutumiwa kubonyeza kifunguo kufunga au kuchagua vitu mbalimbali vilivyo kwenye skrini. Pia hutumika kurahisisha kazi kama kuandika, kupanga faili kufungua programu na kufanya kazi nyingine nyingi za komputa kwa urahisi zaidi. Kifaa hiki husaidia mtumiaji kutumia kompyuta na haraka na kwa usahihi bila kuhitaji kutumia kibodi peke yake Pia kipanya kinaweza kuwa na waya au lisilo na waya kulingana na aina ya matumizi yake Kipanya ni kifaa muhimu sana katika matumizi ya kompyuta kinafanya kazi iwe rahisi ya na haraka na yenye ufanisi hasa kwa watu wanaotumia kompyuta mara kwa mara katika kazi, masomo na shughuli nyingine za kila siku. Kipanya husaidia sana na kuwa kinarahisisha kazi na kufanya kazi iwe kazi ya haraka bila kutumia kibodi kuweza kubonyeza.

Nisaidieni kauli inayotumiwa na mtu anapohitaji msaada au usaidizi kutoka kwa mtu mwingine. Kauli hii huonyesha kuwa mtu anashida ama anahitaji na ambalo anahitaji aeze kupata msaada wa haraka iwapo ni kasi au ni kitu nambacho kimeza kumshinda kufanya anahitaji msaada wa haraka. Au haja au changamoto fulani na anatafta msaada ili aweze kuendelea au kutatua jambo linalo mkabili kwa urahisi Pia mtu husema nisaidia anapokosa uwelewa au anapokosa kuwelewa kwa kina jambo hilo Anapohitaji muungoso au anapohitaji msaada wa kimwili kiakili au kihisia Kauli hii inaonyesha unyenyekievu na uaminifu kwa sababu mtu anakiri kuwa hawezi kufanya jambo peke yake kwa wakati huo. Kuomba msaada ni jambo la kawaida na muhimu katika jamii kwa sababu binadamu huishi kwa kutegemea au kutegemeana mtu anaposema nisaidie anafungua nafsi ya ushirikiano, mshikamano na kusaidiana. Jambo linalo imarisha mahusiano na kuleta suluhisho la matatiso. Nisaidie ni kauli muhimu inayoonyesha hitaji na msaada na hujenga mauhusiano mzuri kati ya watu na ni ishara ya kuomba msaada wa heshima na aina ya kutatua tatizo au kukamilisha jambo fulani kwa msaada wa wengine. Mtu anapoitisha msaada inapaswa uweze kumsaidia ili aeze kufanikisha malengo yake au aeze kutatua changamoto na ambazo silikuwa zimemukabili na aeze kusaidika iwapo ni kazi aeze kufanya vizuri unapomsaidia.

Naamu, nane ni namba inayo kuja baada ya saba na kabla ya tisa ni moja wapo ya namba za msingi zinazotumika katika hesabu na kupanga vitu au mambo mbalimbali namba au nambari nane hutumika kuonyesha kiasi, idadi au nafasi katika mpangilio fulani Pia, nane hutumika katika maswala mengi kama muda, hesabu, mipango na mawasiliano namba hii ni sehemu ya mfumo wa kuhesabu unaosaidia watu kuelewa kiasi na kufanya maamuzi sahihi kulingana na idadi Pia nane hutumika katika elimu na kazi mbalimbali zinazo hitaji hesabu na mpangilio ili kueza kuelewa namba nane ni muhimu kwa sababu ni sehemu ya msingi ya kujifunza hesabu na kupanga mambo ambayo ni muhimu na mambo kuwa usahihi Pia nane ni namba ya kawaida na muhimu katika maisha ya kila siku au katika maisha ya elimu kwa sababu ni kueza kujifunza hesabu na nambari nane hutumika kwa kuweza kuhesabu vitu Iwapo unahesabu vitabu au unahesabu matunda lazima uweze kuhesabu nambari nane au hadi zaidi Pia inasaidia kuonyesha idadi kupanga mambo na kueka mpangilio katika shuguli mbalimbali za binadamu au katika shuguli mbalimbali za kibiashara ambapo unaeza ukapanga mipango yako Pia unaeza uka hesabu iwapo ni matunda kama vile nyanya na machungwa Unaeza uka hesabu hadi nambari nane au uweze kupita hata zaidi nambari nane utumika sana sana kwa kuhesabu vitu au kwa kupanga vitu na pia utumika haswa kwa hesabu na ambayo ni masomo ya hesabu.

Namu, utendaji ni hali au kiwango cha jinsi mtu kikundi au mfumo unavyofanya kazi au kutekeleza majukumu yake utendaji huonyesha kama kazi inafanywa vizuri kwa wakati na kwa kufuata malengo ya liowekwa Ili kuweza kutekeleza kazi ile kufanyika kwa uzuri na kwa ubora kwa ufanisi pia Neno hili hutumika kueleza ubora wa kazi na juhudi zinazowe kwa katika kutimiza wajibu Pia utendaji mzuri unaonyesha kuwa kazi inafanywa kwa umakini, nidhamu na ufanisi Unahusisha matumizi sahihi ya muda, maarifa na raslimali zilizopo ili hufikia matokeo ya nayotarajiwa utendaji dhaifu huonyesha kuwa kuna changamoto katika namna kazi inavyofanywa au katika maandalizi yanayo hitajika Pia katika maisha ya binadamu utendaji ni jambo muhimu kwa sababu kuamua mafanikio ya mtu au taasisi utendaji mzuri huleta maendeleo kuridhika na kuaminika Wakati utendaji usio mzuri unaweza kusababisha uchelewa matatizo au kushindwa kufanikisha malengo yako kwa usahihi au kushindwa kuweza kufanikisha kazi naambao ulikua unata kufanyia vizuri au kuweza kufanya vizuri vile vile utendaji pia huhusiana na uwajibikaji mtu anapofanya kazi yake kwa bidii na kwa umakini huonyesha uwajibikaji wake kwa kazi aliopewa na kuweza kuboresha kazi ile na kuwa kazi mzuri. Hii husaidia kujenga imani kati ya watu na kuboresha maisha au mahusiano yao ya kikazini na kijami. Pia, utendaji ni kipimo cha namna kazi au majukumu ya navotekelezwa ni msingi wa mafanikio, maendeleo na ubora katika kazi na maisha kwa ujumla utendaji mzuri huonyesha juhudi nidhamu na dhamira ya kufanikisha, malengo yaliyo kusudiwa, kuweza kufanyika na kuweza kufanyika kwa ubora na ufanisi.

Waridi ni aina ya ua linalojulikana kwa uzuri wake harufu nzuri na rangi zinazovutia watu wengi Waridi hukua katika mmea wenye matawi na mara nyingi huwa na miba midogo midogo au hili hupendwa sana katika jamii nyingi Kwa sababu huonekana kuwa la kuvutia na lenye thamani ya kihisia na harufu na ambayo ni ya kuvutia ua la waridi huwa ni ua maridadi zaidi kuliko maua mengine yote na ua lile hutumika zaidi haswa kwenye hafla mbalimbali kwa sababu ya mwonekano wake mzuri na harufu ya kuvutia Waridi ni ua lina umuhimu mkubwa katika maisha ya watu kwa sababu huashiria hisia mzuri kama upendo, heshima, furaha na amani katika tamaduni mbalimbali waridi hutumika kuonyesha hisia za ndani za moyo na huonekana kama ishara ya uzuri na upole Harufu yake husaidia kutuliza mawazo na kuleta hisia ya utulivu Pia mbali na uzuri wake waridi lina thamani katika shughuli za kijamii na kitamaduni iwapo unaeza ukanunua maua yale ya waridi na kueza kumsawadi iwapo ni msazi wako au rafiki yako ni ua na ambalo linaleta heshima kubwa na muonekano mzuri Pia huchangia katika kupamba mazingira kuleta mvuto wa asili na kuongeza dhamani ya mahali palipo Waridi pia hufanya mazingira yaonekane safi yenye uhai na yenye kupendeza zaidi vile vile, waridi ni ua lenye umuhimu mkubwa kijamii na kihisia, linaashiria uzuri, upendo na heshima na huchangia katika kuleta furaha na amani katika maisha ya watu. Waridi ni sehemu ya asili inayopendwa sana na ina nafasi ya kipekee katika mioyo ya watu wengi kwa sababu ua lile lina muonekano mzuri na hutumika haswa kwenye hafla nyingi iwapo ni harusi au sherehe mbalimbali kwa sababu ya mvuto ya ua lile na huwa na ambalo lina harufu ya kuvutia.

Naam katika taaluma mbali mbali na kili inaweza kuwa kinyume cha maadili na sheria za hakimiliki haki miliki ni haki za kisheria zinazolinda kazi na ubunifu wa mtu binafsi au shirika na akili bila idhini inavunja haki hizi Hivyo kuleta matatizo ya kisheria hali hii inaweza kuadhiri vibaya uwadilifu wa mtu au taasisi na kuondoa heshima kwa kazi na juhudi za uwajibikaji wa asili Pia kwa mtazamo wa maadili na maendelea binafsi na kili hupunguza ukuwaji wa maarifa na ujuzi kwa mtu binafsi kwa sababu mtu anapokopa badala ya kujifunza na kujaribu kuunda mawazo mapya anakosa fursa ya kufikiria kwa kina na kuendeleza ubunifu wake au mtu anapo nakili maandishi na ambayo yameeza kuandikwa na mtu mwingite hapo anaeza kujikosesha umaarufu wa kueza kufikiria hata saidi Hii pia ina adhari mbaya kwa jamii kwa ujumla kwani ukuwaji wa maarifa na maendeleo unategemea mchango wa watu binafsi na ubunifu wao wa kipekee Pia, kunakili kwa lengo la kujifunza kama vile kuandika tena maelezo kwa ajili ya kuimarisha kumbukumbu au kuelewa vyema mada fulani. Sio nakili duni bali ni mbinu ya kujifunza. Hii inatofautiana na kunakili kwa lengo la kumuonea mtu mwingine au taasisi au kujaribu kudanganya. Pia, nakili ni tendo ambalo linahitaji kufikiria au kufikiriwa kwa kina katika muktatha wa maadili, sheria na maendeleo binafsi ya jamii, hali inayohitaji kutambuliwa na ili kuweza kunakiliwa isiyothibitishwa au isiyochaguliwa kwa busara. Inaweza kuleta madhara makubwa kwa mtu binafsi, kwa jamii na kwa mazingira ya kiutamaduni na kitaaluma mtu anapaswa kunakili kitu na ambacho, anaeza akabadilisha mahali pengine ili aeze kuandika kitu chake au maana nyingine Bali unaponakili tu kulingana na vile mandishi ya mtu mwingine yalivyoandikwa pale utakua unakosea na ni kinyume cha sheria au unaeza kua unakosea zaidi kueza tu kunakili kwa sababu utajikosesha umaarufu wa kueza kufikiria au kueza kukuza akili yako kwa kueza kuandika vitu na ambavyo ni muhimu Kunakili kwa kina ni kitu na ambacho ni kizuri na kueza kubadilisha mambo katha kwenye vitu vile na ambavyo unavinakili.

Kwa hakika ni kauli inayotumika kueleza uhakika ukweli wa jambo na kuthibitisha jambo fulani bila shaka au ubishi. Maneno haya yanatumika kuonyesha imani dhabiti na kusisitiza kwa jambo linalotajwa ni la ukweli halina shaka wala mashaka yoyote Pia kwa hakika hutumika kuimarisha hoja au maelezo katika mazungumzo, fasihi, dini au hata katika mijadala rasmi na isiyo rasmi vile vile kwa hakika linaweza pia kutumika katika muktadha wa kiroho au kidini ambapo hutumiwa kuonyesha imani au udhibitisho wa ukweli wa mafundisho au ahadi za dini Hali hii hutoa uzito zaidi kwa kauli zinazolenga kuimarisha imani za watu na kuondoa mashaka katika imani au mafundisho Pia kwa hakika ni kauli yenye maana kubwa katika lugha ya kiswahili inayotumika kuonyesha ukweli dhabiti, kuimarisha imani na kusisitiza umuhimu wa taarifa au maoni, katika muktadha mbalimbali ya mawasiliano Iwe ya kidini, kijamii, fasihi au ya kawaida. Pia neno kwa uhakika linaweza pia likatumika iwapo unataka kuweza kumuhakikishia mtu kwamba maneno hayo ni ya ukweli Unaweza kumuambia kwa hakika maneno hayo ni ya ukweli au iwapo mna mazungumzo na mtu mwingine unaweza sema kwa hakika maneno hayo yalikuwa ya ukweli au kwa hakika maneno hayo yalikuwa sawa bila shida au bila pingamizi yoyote. Kwa hakika ni neno linalotumika zaidi Haswa wakati wa kuweza kujadili mambo mbali mbali au mawasiliano mbali mbali huweza kuthibitisha mawasiliano hayo yalikuwa sawa.

Naam uhasibu ni mfumo wa kurekodi kupanga na kuchambua taarifa za fedha za shirika kampuni au mtu binafsi kwa madhumuni ya kutoa taarifa sahihi za kuaminika na za wakati kuhusu hali ya kifedha Pia uhasibu ni nguzo muhimu katika usimamizi wa raslimali za kifedha na hutoa taarifa zinazomsaidia mumiliki au meneja pia wawekezaji na wakopeshaji na wadau wengine kufanya maamuzi sahihi kuhusu matumizi na usimamizi wa fedha katika uhasibu shughuli zote za kifedha kama mapato matumizi madeni na mali huandikwa kwa mfumo maalum unaojulikana kama kumbukumbu za hesabu Pia mfumo huu unahakikisha kila shughuli inaandaliwa mara mbili kwa mujibu wa kanuni za uhasibu ambapo kila tokio la kifedha linaadhiri angalau akaunti mbili tofauti Pia uhasibu una majukumu mbalimbali ikiwemo kuandaa taarifa za kifedha kama vile taarifa ya mapato na matumizi, taarifa ya hali ya mali na madeni na taarifa ya mtiririko wa fedha taarifa hizi hutumika kufuatilia maendeleo ya biashara, kuandaa bajeti, kupanga kodi na kutathmini faida au hasara Pia uhasibu ni muhimu katika kuhakikisha uwazi na uaminifu wa taarifa za kifedha na hivyo kusaidia kuzuia udanganyifu au matumizi mabaya ya rasilimali Pia uhasibu husaidia kufuata sheria na kanuni za serikali zinazohusu usimamizi wa fedha, kodi na ripoti za biashara kwa uzuri na kwa njia na ambayo ndiyo inayostahili vile vile uhasibu ni taaluma inayochangia kwa kiasi kikubwa katika usimamizi, bora wa fedha, maendeleo ya biashara na uwazi wa taarifa za kifedha Hivyo kuwezesha maamuzi bora na kuimarisha uhusiano kati ya mashirika na wadau wao kuweza kufanikisha Iwapo ni fedha na ambazo wameweza kupanga kuweza kuzifanikisha kwa uzuri na kuleta maendeleo na ambayo ni maendeleo chanya kupitia kampuni au serikali.

Septemba ni mwezi wa tisa katika kalenda ya Gregorian mwezi huu huwa unashughuli za kila siku na ambazo ni shughuli muhimu za kikazi au shughuli zinginezo Pia Septemba huashiria kipindi cha mpito ambacho mara nyingi huambatana na mabadiliko ya hali ya hewa shughuli za kilimo na maandalizi ya shughuli za kijamii na kiuchumi katika kilimo, septemba ni wakati muhimu wa wakulima kuendelea na shughuli za kulima na kuhudumia mazao yaliyoanzishwa katika msimu au msimu wa mvua masika. Huku wakijiandaa kwa mavuno katika miezi inayofuata hali ya hewa huwa inapendeza zaidi. Na mvua huwa zimepungua jambo linalowezesha shughuli mbalimbali za mashambani na uhifadhi wa mazao kuweza kuendelea kwa urahisi bila mvua nyingi. Pia kwa upande wa biashara na uchumi, septemba ni kipindi ambacho watu na taasisi huanza kurudisha nguvu na kujiandaa kwa mzunguko mpya wa shughuli baada ya vipindi vya likizo au mapumziko yaliyopita ya agosti. Shuguli za kibiashara na kiuchumi huanza kupanuka na mipango mipya ya maendeleo na miradi hutengenezwa na kusimamiwa kwa lengo la kufanikisha malengo ya mwaka Pia septemba ni mwezi wa kuendelea na shughuli za maendeleo katika nyanja mbalimbali za maisha, kuweza kuendelea na kazi zako iwapo ni biashara kuweza kuianzisha ama kuiendeleza na kuipanua zaidi kuimarisha mipango na kujiandaa kwa mabadiliko yatakayokuja katika miezi inayofuata bila kusisitiza kuanza kwa mwaka wa shule kama ilivyo awali Pia Septemba ni ndio mwezi ambao ni mzuri zaidi kuweza kufanya mambo yako vizuri Ili kuweza kujipanga kuweza kukamilisha mwaka kwa uzuri na kwa mafanikio na ambayo ni mafanikio bora.

Moja kwa moja ni neno linalotumika kueleza hatua au tendo ambalo linafanyika bila usumbufu wowote bila kuchelewesha au kubadilisha njia na mara moja bila kusita sita Hii inaonyesha ufanisi uwazi na usahihi wa moja kwa moja katika kutekeleza jambo fulani inahusisha kufanya maamuzi au hatua bila kuingilia kati au kuwayahirisha Hivyo husababisha matokeo ya haraka na bila upungufu wa muda au rasilimali au bila kuchelewesha muda wowote Pia moja kwa moja inaashiria mtazamo wa moja kwa moja na wa moja kwa moja wakuelekea kwenye lengo au malengo bila kupoteza muda au nishati kwa mambo yasio muhimu au mambo yasio ya maana kwenye mchakato na ambao au vile vile mambo yasio kuwa muhimu zaidi kwa mambo na ambao yanahitajika kuweza kutekelezwa kwa wakati au moja kwa moja Hii pia inaendana na mawasiliano ambayo yanaendeshwa kwa uwazi bila upotofu au kuchanganya ujumbe Kwa mtazamo wa kiutaalam neno hili linaonyesha usimamizi wa haraka na wa moja kwa moja wa shuguli au uwamuzi ili kuhakikisha mambo yanaeza kutekelezwa vipasafio Pia kufanya kitu moja kwa moja ni kua wazi na wa moja kwa moja katika mawasiliano hali ambayo huondoa kutulia shaka au vilevile mambo na ambayo huondoa kutulia shaka na kuleta uwaminifu kati ya watu Pia, unaonyesha hali ya kuweka uwazi mambo bila kutegemea njia ndefu au sisizo za lasima na hivyo kuezesha maamuzi ya haraka na madhubuti kueza kufanyika kwa haraka. Pia, moja kwa moja ni kauli inayohimiza, utendaji, wa haraka, ufanisi, uwazi, uwaminifu katika vitendo na mawasiliano na ambayo yanaeza kufanyika moja kwa moja. Neno hili, hutumika saidi haswa wakati mtu anapotaka kutekeleza jambo kwa haraka na bila usumbufu wa aina yeyote au kueza kutekeleza jambo hilo moja kwa moja.

Mkahawa ni sehemu au jengo lililopangwa kutoa huduma za chakula na vinywaji kwa wateja kwa ajili ya kula na kunywa ni sehemu ambapo watu huja ili kufurahia vyakula mbali mbali kuonana na marafiki au familia au hata kufanya mikutano ya kibiashara huku wakipumzika mkahawa hutoa mazingira rafiki na yenye utaratibu wa huduma na unaolenga kuridhisha mteja kupitia vyakula vilivyopikwa kwa ubora huduma nzuri na mazingira safi Mandhari ya pale huwa ni mandhari nzuri zaidi haswa ya kuweza kufurahisha na kutuliza mtu vizuri bali na kutoa chakula, migahawa pia mara nyingi huweza kutoa huduma nyingine kama vile vinywaji vya aina mbalimbali na mara nyingine burudani kama miziki au miziki na ambayo ni miziki mitulivu, unaweza ukapata kuna mziki wa moja kwa moja au burudani nyingine Mgahawa au mkahawa unaweza kuwa mkubwa au mdogo wa kawaida au wa hadhi ya juu kulingana na aina ya huduma na kiwango cha bei zinazotolewa mahali pale. Pia, mikahawa ina mchango mkubwa kiuchumi kwa kutoa ajira kukuza biashara za vyakula na vinywaji na kuwa sehemu ya kijamii ambapo watu huungana na kuimarisha mahusiano yao. Aidha, mikahawa ni sehemu muhimu kwa ya watalii wafanya kazi na wenyeji kwa sababu hutoa nafasi ya kupumzika, kula na kufurahia kwa pamoja wakati wa starehe. Mkahawa ni sehemu yenye umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku, ikichangia si tu kwa lishe bali pia ustawi wa kijamii na kiuchumi, na kuweza kuleta watu pamoja, kuweza kujadiliana mambo na ambayo ni muhimu Iwapo ni mambo na ambayo ni mambo ya kibiashara.

Naamu, tafta ni neno linalomanisha kufanya juhudi za kutafta au kuchunguza ili kupata kitu tarifa jibu au suluhisho lililo potea au linalohitajika Neno hili linaonyesha kitendo cha kutumia akili mda na nguvu hili kufikia lengo fulani kwa kuangalia, kuuliza, kuchambua au kufuatilia mpaka kile kinachohitajika kipatikane Neno hili linamana kwa sababu nineno nambalo la kweza kutumia nguvu zaidi hili uweze kutafuta kitu kile kwa hari na uchu uweze kukipata kwa sababu kinaweza kuwa kinahitajika kwa zaidi au ndicho na mbacho kinachotaka kutumika Kutafta kuna husishwa na bidi umakini na nia ya kufanikiwa kwani mara nyingi kuna hitaji usubira na mfululizo wa hatua ili kufikia matokeo ya nayo takiwa katika matumizi ya kawaida kutafta huonyesha hamu ya kujua kupata au kuboresha hali kwa kupata kitu muhimu ambacho hakipo wazi mara moja Neno hili linamana nyingi kwa sababu nineno la kuweza kutia juhudi ili uweze kupata kitu nambacho ni chamana kitu nambacho watu wengi hawana Unapotaka kitu nambacho ni kizuri kitu chathamani nilasima uweze kutafta na uweze kutia bidi na kutia juhudi ili uweze kupata kitu hicho ambacho unataka au uliko ukitafta kwa mdamrefu.

Naam, januari ni mwezi wa kwanza katika mwaka kulingana na kalenda ya Gregorian inayotumika na nchi nyingi duniani ni mwezi unaowashiria mwanzo wa mwaka mpya na hivyo ubeba maana ya kuanza upya kwa shuguli, mipango na majukumu mbalimbali ya maisha Baada ya kumalizika kwa disemba, januari huleta kipindi cha kurejea katika ratiba za kawaida za kasi, masomo, biashara na shuguli za kijamii ambazo huwa zimesimama au kupungua mwishoni mwa mwaka uliopita. Pia kwa upande wa kijamii na kiutawala januari ni mwezi muhimu kwa sababu hutumika kupanga malengo, bajeti na mikakati ya mwaka mzima taasisi nyingi mashirika na watu binafsi hutumia mwezi huu kueka mwelekeo wa kile wanacho tarajia kukifanya katika kipindi kinachofuata katika maeneo mengi, januari pia uhusishwa na hali ya hewa ya mwanzo wa mwaka ambayo huadhiri shuguli za kilimo, biashara na maisha ya kila siku Kwa ujumla, januari ni mwesi wenye umuhimu mkubwa kwa kuwa ni msingi wa mwanzo wa mazungumso au mzunguko mzima wa mwaka na huweka dira ya mwezi au miezi ya yote itakayofuata Pia januari ni mwezi na ambao mwezi unajoto jingi na jua kali kwaifo pia januari ina madhara yake na umuhimu wake.

Naamu, chini ni neno linalotumika kueleza mwelekeo au nafasi au hali iliyo katika sehemu ya chini ikilingwanishwa na kitu kingine inaonyesha mahali palipo karibu na ardhi au palipo chini ya kiwango fulani Pia ni neno chini hutumika kueleza hali ya kupungua kwa dhamani hadhi kiwango au nguvu kulingana na mkutadha unaotumika pia Neno chini ni kumaanisha unaeza vilevile ukasema kitu na ambacho kiko chini Iwapo ni pesa zimeeza kuanguka unaeza ukasema pesa hizi ziko chini au kitu kiingine tu tofauti na pesa haswa ni simu au kitabu unaeza ukasema pia kiko chini katika matumizi ya kawaida chini huonyesha unyenyekevu utiivu au hali ya kutokuwa juu au mbele linaweza pia kuhusishwa na hali ya kudhibitiwa, kuongozwa au kuekewa au kueza kukupewa mipaka fulani kwa upande walugha. Chini ni neno lenye matumizi, mapana kwa sababu linaweza kueleza nafasi ya kimwili, hali ya kiakili, kiuchumi au kijamii kwa ujumla. Chini huakilisha wazo la kuwa katika kiwango cha chini nafasi ya nyuma au hali isio ya juu kulinganisha na kitu kiingine Pia unaeza ukasema mtu huyu ako chini kwa sababu ameeza kunyenyekea Kiwapo hamekosea, anaeza akanyenyekea kwa kuwa chini au kuweza kurudisha sauti yake chini Iwapo mna masungumzo na ambayo ni ya vurugu mtu mwingine anaeza au kukurudisha mazungumzo yake chini kuweza kukubaliana nanyi au kukubaliana na matokeo yale kwa kuwa amerudi chini.

Naamu, tovuti ni mkusanyiko wa kurasa za mtandao zinazopatikana kupitia interneti kwa kutumia kivinjari hutengenezo kwa lengo la kutoa taarifa, huduma au mawasiliano kwa watumiaji katika sehemu mbali mbali tovuti huwa na anwani maalumu inayotambulisha mahali inapopatikana na hurahisisha upatikanaji wa taarifa kwa urahisi na haraka katika matumizi ya watu, tovuti hutumika kama chanzo kikucha habari, elimu, biashara na mawasiliano ya ana kwa ana. Watu hutumia tovuti kusoma taarifa, kujifunza, kununua na kuuza bidhaa, au kupata huduma mbalimbali bila kulazimika kusafiri. Hii husaidia kuwaokowa muda na gharama. Pia, biashara na tasisi, tovuti ni chombo muhimu cha kuwasiliana na wateja au wanachama, huwezesha kutangaza huduma na bidhaa, kujenga uaminifu na kupanua wingu la huduma zaidi ya mipaka ya kijiografia tovuti pia husaidia kuboresha uwazi na upatikanaji wa taarifa tovuti huchangia maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa kuwezesha mawasiliano ya haraka na usambazaji wa taarifa kwa watu wengi. Kupitia tovuti jamii hupata maarifa, fursa za ajira, elimu na huduma za kijamii kwa urahisi zaidi. Pia, tovuti ni sehemu muhimu ya teknolojia ya kisasa inayorahisisha maisha ya kila siku ufanisi wake hutegemea ubunifu usalama urahisi wa matumizi na uboreshaji wa mara kwa mara ili kukithi mahitaji ya watumiaji na kuweza kuboresha kazi sao kwa urahisi.

Naam kulia ni kitendo cha kutoa machozi kwa sababu ya hisia mbalimbali zinazomtokea mtu ni hali ya asili kwa binadamu na hutokea pale mtu anapopitia msisimuko mkubwa wa kihisia unaomgusa moja kwa moja kulia huchukuliwa kama njia ya mwili na akili kuonyesha au kuachilia hisia nzito Kwa upande wa kihisia, kulia husaidia kupunguza msongo wa mawazo na mzigo wa hisia uliopo ndani ya mtu Baada ya kulia, mara nyingi mtu uhisi nafuu au utulivu wa ndani kwa sababu hisia zilizokuwa, zimejificha, zimepata nafasi ya kutoka Hii husaidia kuimarisha afya ya akili na ustawi wa kihisia kulia pia ni njia ya mawasiliano ya kihisia kati ya watu huonyesha hali ya ndani ya mtu bila kutumia maneno na huwafanya wengine kuelewa hisia zake kwa urahisi kwa njia hii kulia huchangia katika kuimarisha uwelewano na huruma kati ya jamii na au familia Pia kulia ni sehemu ya muitikio wa kawaida wa mwili kusaidia mwili kuondoa mvutano wa kihisia na huweza kusaidia kuthibiti hali ya mawazo machozi yanayotoka wakati wa kulia yana mchango katika kulinda macho na kusaidia mwili kurejesha usawa wa kihisia Pia kulia si ishara ya udhaifu bali ni sehemu ya kawaida ya maisha ya binadamu ni njia halali ya kueleza hisia, kujituliza na kuendeleza afya ya akili kukubali kulia kama sehemu ya maisha husaidia mtu kujielewa na kuishi kwa uwiano wa kihisia.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

Asubuhi tayari, lazima niamke nianze siku, leo ni siku nzuri, naona jua linaangasa Je nichukue chai au kahawa, nadhani kahawa itanisaidia kuamka vizuri Baada ya kuoga, nitafaa nguo gani? Yule shati ya blue au nyekundu Nafikiria blue ni bora kwa leo Nina mkutano saa nne, lazima nijiandae mapema Ebu niangalie maelezo ya jana Nisikumbuke mambo muhimu siku ya leo itakuwa mzuri tu.

Nina miadi ya daktari kesho, saa tisa asubuhi Lazima nifike kwa wakati Nimekua na maumivu ya kichwa kwa wiki mbili Natumai daktari atanisaidia. Lazima nichukue kadi yangu ya hospitali na makaratasi yote ya dawa za awali Jee, ninahitaji kwenda na mtu mwingine nadhani nitaweza kwenda peke yangu hospitali iko karibu, nitachukua basi moja tu, ninahitaji kuuliza daktari kuhusu maumivu ya mgongo pia Nimekua na atatizo hilo kwa mda, labda ataniandikia dawa au, atanikabithi kwa mtalamu afya ni muhimu sana, siwezi puuza dalili hizi.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

Wikendi inakuja, nifanye nini siku ya jumamosi? Labda niende sokoni kununua mahitaji ya nyumbani au nipumzike tu nyumbani Nilisoma kitabu nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliopita familia wangesema tuende ziara kwa bibi Hatujamuona kwa muda hiyo ni wazo nzuri Tutachukua zawadi kidogo labda matunda au mkate Nadhani tutafurahia muda pamoja, lakini naomba tupumzike pia, tumekua na kazi nyingi, nitawaza, mpango, mzuri, turidhike wote.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

Ninahisi kulala sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku Lazima nilale mapema kesho niamke asubuhi Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je nimeweka kengele ya saa nne asubuhi? Ebu niangalie, ndiyo imewekwa vizuri Nitazima simu yangu isilete kelele usiku Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika wiki hii imekuwa ya kuchosha mwili unahitaji kupumzika, kesho ni siku mpya nitakuwa na nguvu tena. Lala salama, moyo wangu usiku mwema.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

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye jokovu, nilimnunua jana Nitaupika na nazi, watoto wanapenda mchuzi wa nazi, inahitaji limau na tangawizi kumtia ladha Je, niandaye ugali au wali, nadhani wali ni bora, unaiva haraka Nitakata vitungu vidogo vidogo na pilipili pia, samaki lazima uwe na ladha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri Nitapika polepole wala haraka sana Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira huwa kitamu zaidi Nitaita wote tule pamoja.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu Je nina zitumia zote na dhani nusu tu Nizifute zile sizitumii Zinachukua nafasi Programu ya mawasiliano ni muhimu nitunze programu ya ramani pia ninaitumia kila siku inanisaidia kupata njia Programu za michezo je zinafaa Labda moja au mbili tu kwa burudani nizifute zingine ina programu za kusoma habari kadhaa ni za aina moja Nitaweka moja tu bora zaidi programu ya benki ni lazima na lipisha bil na kuangalia pesa Nadhani nitaweka programu kumi tu simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Saa saba asubuhi tayari, lasima niondoke nyumbani saa nane Nimeoga na kuvaa nguo, je, nimekula kitu nadhani nitakula mkate na chai, haraka Sina muda wa kupika kitu kikubwa Nimeangalia ratiba ya leo, nina mambo mengi ya kufanya Mkoba wangu uko wapi? Ha, uko mezani, nimetia kila kitu ndani simu funguo na pesa Nikiondoka sasa Nitafika kwa wakati gari lina mafuta Nitanunua njiani Hebu niende haraka Trafiki itakua nyingi siku njema inaanza na mpango mzuri.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

Nina njaa sana, je, nipike nini leo Kuna wali na maharagwe hapo jikoni au nipike pilau lakini inachukuwa muda mrefu Nadhani nitafanya kitu rahisi tu chapati na mchuzi wa mboga Ninavyuma viazi na karoti Nitaongeza pilipili kidogo Sipendi chakula kisicho na ladha Watoto wanapenda chapati sana Watafurahia ninahitaji kuanza kuandaa mapema kabla hawajaja kutoka shule kazi ya kupika ni nzuri lakini leo nimezeeka kidogo.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

Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii ni mradi mkubwa, tunahitaji kufanya kazi kwa bidii Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data ni kazi niliozoea lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza Tutakutana leo jioni Tupange hatua za kwanza, kila mtu ana jukumu lake Hazima tushirikiane vizuri Imewahi kufanya kazi na wenzangu hawa ni watu wazuri Lakini wakati mwingine mawasiliano yanakuwa magumu Ninahitaji kuwa wazi saidi Nisisumbulike kimya Tutakamilisha muradi huo kwa wakati Nitahakikisha kufanya kazi kwa timu ni uzoefu mzuri Tutajifunza pamoja.